Naam, ningependa kufikia kiwango cha juu ili kazi yangu iweze kuwa kazi kubwa na kazi nambao inaweza kuwafutia wengi kazi yangu nimeweza kuimarisha kwa njia mbali mbali na vile vile kwa njia mbadala ili iweze kuwa kazi nambao ni kazi mzuri Ningependa kazi yangu iweze kufikia viwango vya juu iweze kuthaminika katika nchi yangu na hata vile vile iweze kuthaminika nchi za nje Ningependa vile vile ya kazi yangu iweze kuinuka zaidi na niweze kupata vitu ambavyo ni vya thamana na niweze kupata vile vile mitambo na ambayo ni ya teknolojia niweze kui market kazi yangu ili iweze kuwa kazi nzuri Mimi hupenda kuweza kufanya kazi yangu vizuri ili iweze kufutia wengi na ieze kunisaidia mimi, familia yangu na vile vile ikiezekana niweze kuisaidia jamii kupitia kazi yangu Mimi hufanya kazi yangu na kutaka ieze kuwa kazi kubwq na kazi naambayo itaeza kuwaajiri vijana wengi.

Kitu na ambacho mimi hupenda katika mtaa wangu ni pale na ambapo watu huweza kushirikiana vizuri waeze kuendeleza mta huo hili uweze kufikia viwango vya juu na mta wakudhaminika Mimi hupenda mtaa wangu saidi kwa sababu ya watu wanaoishi pale wana umoja na kuweza kufanya kazi kwanguvu hili weze kujikimu kimaisha na kuendelesha uchumi wa mtaule mtaa wangu huwa unavitu mbali mbali kama vile makavazi ya kweza kufifadhia vitu nambavyo ni vya dhamani na vitu vya kale vimesa kuhifadhiwa pale mtaa ule huwa unavutia zaidi, unamandhari nzuri na ni mta msafi sana katika ile mta sisi huweza ku ungarisha vizuri kweza kuondoa takataka zote za plastiki au takataka zote za kila ina ili mtaa ule huweze kuwa mtaa msafi na mta wakupendeza Mimi hupenda mtaa wangu kwa sababu ya kuwa na muunekano mzuri na kuvutia vizuri.

Naam, harufu na ambayo ninayoipenda ni harufu enye huvutia vizuri. Kwa mfano, harufu ya manukato na ambayo yananukia vizuri ni harufu niipendayo kwa sababu huleta harufu nzuri kwenye hisia zako na vile vile katika hewa huwa na harufu nzuri. Unaweza ukapata manukato na ambayo ya nanukia vizuri hata yanaweza yakakufutia. Utakapojipaka manukato yale au kujipulizia manukato yale, utaweza kuvutia zaidi na kunukia vizuri ili hata watu wataweza kupendezwa na harufu na ambayo inatoka kwako. Manukato na ambayo yananukia vizuri ndio manukato ninayoyapenda na ndio harufu ninayoipenda zaidi kwa sababu ya kuwa ni harufu na ambayo inanukia vizuri zaidi.

Naam, msimu ambao naupenda zaidi ni msimu wa mwaka wa disemba. Disemba ndiyo msimu ambao naupenda kwa sababu ni wakati wa likizo ndefu ili naeza kuenda kujumuika na rafiki zangu, tunaeza kutembelea mbuga la wanyama au kutembea mahali kwingi kwa kuweza kujifurahisha. Disemba ndiyo na msimu ambao mimi hupenda zaidi kwa sababu ni msimu ambao tuna likizo kubwa na tunaweza kufanya mengi, Kwa kuweza kujifurahisha, kuweza kujumuika na familia hili mpate maongeo ya ndani zaidi, kuweza kujuana au kujuliana hali au kujua mtu alikotoka ili kuweza kujua mtu anachokifanya au mtu anachofanya kwenye maisha ya haya ya sasa.

Naam, mimi hufanya kasi ya ushirikiano na wenzangu ili tuweze kuboresha viwango vietu vya kasi, tuweze kuimarisha kazi yetu, heze kuwa kazi kubwa na kazi inayovutia zaidi ili, tuweze kujiimarisha vile vile pia kwa viwango vya kasi na kuweza kusaidiana kufanya kazi zetu Munapo shirikiana na wenzako kufanya kazi huwa ni kitu nambacho ni jambo la busara saidi Kwasababu munaeza kusaidiana pahali na ambapo haupailewi wenzako anakusaidia na ye mahali pengine pia unaeza ukamusaidia na saidiana kwa mawazo, mawasiliano na vile vile kusaidiana kuweza kufanya kazi hile, hile kufanya kwa bidi zaidi na iwe kazi nzuri.

Mafanikio ambayo nimeweza kuyapata kazini ni kuweza kupandishwa cheo kuwa msimamizi wa kazi kuwa msimamizi wa kampuni na vile vile kuwa msimamizi wa wafanyikazi wenzangu Nimeweza kuteuliwa kuwa mkuu wa kuweza kuweza kusimamia kazi hile au kampuni ile Kwa kuagiza vitu kutoka nje ya nchi kuweza kuiendesha kampuni ile kwa mwelekeo mzuri kuweza kuifanyisha kazi vizuri na kuweza kusimamia watu wengine ili waweze kufanya kazi Mimi hupenda kuweza kuwasaidia watu kwa kuwaonyesha mwelekea mzuri kuweza kuwafanya waweze kuwa watu nambao ni wa maana ili waweze kufanya kazi ya kampuni vizuri isije ikaharibika Mimi ninapokuwa msimamizi wa wafanyi kazi wenzangu huwa na wafanyia kazi yao vizuri na vilevile na waongoza vizuri ili waweze kufanya kazi vizuri.

Naam mimi hupenda mchezo wa kadanda kwa sababu hunipa raha Mchezo wa kadanda ndio mchezo nambao niupendao kwa sababu vile vile ni rahizi kucheza na unapo ucheza unafanya maswezi ya kukimbia na kuweza kuotengeneza mizuli yako kadanda ndio mchezo nambao mimi hupenda zaidi na huwa na ucheza mara nyingi napopata mda wangu wa mapumsiko au wakati wa likizo Mimi hushiriki kadanda zaidi hata pale shuleni Mimi hupenda mchezo huo hata kuutazama kwenye runinga au kusikiliza kwenye maredio Kwa zababu mimi hupenda mchezo huo na kuweza kufuatilia kwa umakini Napenda vile vile kuboresha viwango vyangu fia uchezaji wa kadanda ili nieze Kua mtu na ambaye ni mtu wa maana na au mchezaaji wa maana zaidi kwenye kaunti yangu na vile vile niweze kuibuka na nieze kuenda hadi ligi kuu ya taifa langu niende hivo hadi niwe mchezaji mzuri nitoke nche ya nchi.

Naamu mimi hushambulia mabadiliko kazini Iwapo ni mabadiliko mazuri mimi huweza kuyapongeza na kuweza kuwapongeza wanaofanya mabadiliko hayo Iwapo ni mabaya vile vile mimi huya shambulia zaidi kwa kuweza kuambia watu waeze kubadilika na kuifanya kazi vizuri ili iweze kupendeza zaidi mabadiliko yanapokuwa mabaya kwenye kazi, kazi hiyo vile vile huonekana kuwa mbaya na mawasiliano vile vile yanaeza kuwa, yanakuwa mawasiliano duni na heshima inashuka Naonekana kuwa watuna ambao wanaoifanya kasi yenyu kwa udhaifu na kutoi makinikia mabadiliko yanapoharibika zaidi kazini watu vile vile huko sana, watu huonekana hawifanyi kazi kwa bidii Iwapo tu mtakaporekebisha na kuifanya kazi iwe nzuri Mimi hushambulia mabadiliko hayo kwa ustaarabu ilikuweza kuwapongeza watu kwa kazi wanayofanya vizuri na kazi inayopendeza na inayofanyika kwa umakinifu na kwa ufanisi.

Naam, mimi hupenda kuvaa ndevu kwa sababu ndevu huwa husaidia mtu kwa kuweza kuwa na mwonekano mzuri au kuweza kuonekana kuwa mtu mkubwa. Sipendelei kunyoa nywele zangu hata nywele za kichwa, mimi hupenda kuzilea ili niweze kuzinyoa kwa desaini ambayo mimi naitaka ili nieze kuvutia zaidi. Mimi hupenda nywele sana kwa sababu nywele humpa mtu kuweza kuwa na mwonekano mzuri au wakati mwingine inaweza ikakusaidia jua isije ikakuchoma saidi kichwani nywele ni kitu na ambacho mimi hupenda kulea zaidi au kuvaa ndevu zaidi kwa sababu hunisaidia sana kwa kuweza Kuniepusha na joto kali la jua kuweza kunipiga kwenye ngozi.

Naam, mimi hula hupenda kulala mapema zaidi ili niweze kuamuka siku inayofuata niamke mapema kwa kuweza kufanya kazi zangu za nyumbani au kufanya mazoezi yangu ya siku ili niweze kuchangamka na kuweza kuchangamua mizuli Mimi mazoea yangu ni kulala mapema na kuweza kuamka mapema ili niweze kupata jua halijachomoza au halijakuwa kali zaidi niweze kufanya kazi zangu za nyumbani Kabla ya kuwahi afisini au kuwahi kwenye kampuni kuweza kufanya kazi zangu Mimi mazoea yangu ni kulala mapema na kuamka mapema kwa kuweza kujianda ili niweze kuwahi kazini Kabla ya jua kuwa kali zaidi au joto kuweza kuongezeka mno.

Naam, mimi hupenda kushambulia tatizo kazini iwapo tu mtu wanapokosea au watu wanapokosea kuifanya kazi vibaya au kuweza kuuza vitu vya kampuni kwa njia isiostahili. Mimi hushambulia tatizo hilo kwa haraka na kuweza kuambia watu wale waize kumakinika kwenye kazi na kuweza kufanya kazi vizuri iliyeze kuwa kazi nzuri. Mimi sipendelei kuona wakati vifaa vya kampuni vinafanyiwa unini kuuza uzo kwa njia isiostahili. Au kampuni wakati inavyo dorora mimi sipendelei wakati ule. Mimi hupenda wakati naona maendeleo kwenye kazi na mimi hushambulia tatizo hilo kwa kazi sana na kueza kuagombesha kuagombanisha watu wale ili waze kuwa watu wa makinifu na watu wachapa kazi vizuri.

Naam, mimi ni mkulima tajika, mimi ni mkulima mkubwa, mkulima wangombe, wanyama wengine wengi, na vile vile mkulima wamimea kama vile miwa, wimbi, mtama, mahindi, ngano na kahawa au majani chai Mimi ni mkulima na ambaye ni mkulima anae anasifazake kamili ili kuweza kuiboresha kazi yangu Mimi ni mkulima mkubwa sana na ambaye ni mkulima anae fanya kazi zake vizuri na kuweza kuonekana mkulima bora saidi nimeeza hadi kuibuka kuwa mkulima bora saidi kwenye kijiji chetu na kuweza kutuzua ili nieze kuendelesha mkulima wangu vizuri Mimi huuza vitu vyangu kwa bei nzuri na vile vile vitu vyangu ni vya hali ya juu na vinaonekana kuwa vizuri. Iwapo ni ngombe, ngombe wangu ni ngombe wa maziwa na vile vile na ngombe wengine ngombe wa nyama.

Kumbukumbu ya kutisha niliowahi kuwa nayo ni wakati nilipopotea nikiwa mtoto mdogo sana Ilikuwa jioni giza lilianza kuingia na sikujua niko wapi wala nitaelekea wapi kwa sababu nilikuwa katikati ya msitu Nilihisi hofu sana kwa sababu sikuwaona watu niliowajua na au sikujua kama ningeweza kurudi nyumbani salama au ningeweza kupotelea kule msituni kabisa moyo ulikuwa unapiga haraka mawazo yalikuwa mengi na kila sauti ndogo ilinifanya nitetemeke baada ya muda mtu mzima mwenye roho nzuri alinisaidia na kunipeleka mahali salama hadi nitakapo patikana na wazazi wangu Tukio hilo lili niacha na hofu kwa muda lakini pia lilinifundisha kuwa makini kuuliza msaada na kutulia hata katika hali ya kutisha na hali ya hofu Nilikuwa nimeshtuka zaidi na kuwa mwenye hofu nyingi zaidi.

Naam mimi hujikinga kutokana na jua kali kwa kuweza kuingia kwenye swimming pool ili kuweza kuogelea au kupiga mbizi wakati jua ni kali vile vile mimi hutafuta mahali na ambapo pana hewa safi au chini ya mti kuweza kujituliza ili jua liweze kupunguza makali yake wakati wa jua kali huwa kuna joto jingi, wakati mwingine unaweza ukatokwa na jasho, uchovu mwingi, kuchoka, hata huwezi ukafanya mazoezi au kutembea kwa kilomita nyingi kwa sababu ya kuumizwa na jua. Wakati wa jua jingi au jua kali mimi hujikinga vizuri kwa kuweza kuvaa nguo nyepesi zisizo na joto jingi, kuweza kukaa kwenye chini ya mti, kutumia vinywaji baridi, baridi hili kuweza kujiweka hali mzuri.

Naam kitu ambacho ningeweza au ushauri ambao ningeweza kumpa mtu anayeanza kazi ni awe mtu makini. Aweze kutafta vifaa ambavyo vinahitajika, aweze kuianzisha kazi yake kwa umakinifu na ufanisi ya ustaarabu, ili kazi isije ikamsumbua ama kumlemea baadaye. Napenda watu ambao wanaoweza kuanzisha miradi midogo midogo ili kuweza kujiendelesha kimaisha na kuweza kujitenga na vikundi ambavyo ni vikundi dhaifu. Mtu anayeanza kazi ningeweza kumpa ushauri na aweze kuifanya kazi yake vizuri na kukuwa makini kwenye kazi ili aweze kufanya kazi iweze kupendeza na kuvutia wengi. Vilevile aweze kusaidia jamii na familia yake kwa kupitia kazi yake hiyo kidogo. Aweze kuimarisha vizuri na itakua kazi na ambayo ni kazi nzuri na ivutie wengi na vilevile anaeza hata akaajiri watu wengine wengi na kuajiri vijana wengi waeze kupata kazi vilevile.

Naam, rafiki wangu wa karibu ni jirani, kwa sababu jirani ndiye mtu aliye hapo karibu, mnaweza kusaidiana, utakapokosa kitu fulani, unamwambia, anakusaidia jirani ndiye rafiki na ambaye ni rafiki wangu wa karibu zaidi, sisi husaidiana kwa njia mbali mbali, iwapo ni kuweza kupeana mawaidha au kuwasiliana vizuri Wakati mwingine tunaweza tukajiunga kuweza kufanya kazi pamoja kama ni kazi ya shamba kulima au kupalilia mimea Tunaweza tukashikana, tusaidiane ili tutakapomaliza shamba langu, tunaenda, tunalima shamba lake ushirikiano huo ndio huwa unaleta urafiki na urafiki wa karibu zaidi mnaweza kujuana vizuri, kusaidiana vizuri ili muweza kupata manufaa nyinyi nyote wawili jirani ndiye rafiki mzuri na ambaye ni rafiki wakaribu zaidi kwangu.

Naam, mimi hupenda kupika wali. Wali ndio chakula na ambacho mimi hupenda kupika zaidi kwa sababu huwa na ladha yake tamu. Wali ni kitu na ambacho ni rahisi kupika na huiva haraka. Wali ndio kitu mimi hupenda zaidi kuweza kutumia wakati na ambapo ninapika. Wakati mwingi mimi hupika wali haswa wakati wa usiku kula wali kama chakula changu chajio. Mimi kupenda wali sana kwa sababu ya ladha yake tamu na vile vile huwa ni chakula na ambacho ni kizuri kwa binadamu.

Naam mimi hupenda kutumia chai haswa chai ya maziwa chai ya maziwa husaidia mtu kwa kuweza kumwongezea nguvu au kumpotezea njaa chai ya maziwa ndio chai na ambayo mimi huweza kutumia mda mwingi kwa sababu huwa na radhaa yake tamu chai ya maziwa wakati unapohisi njaa mno husaidia mtu kwa kuweza kumpa nguvu na kueza kumpa vitamini maziwa ni kitu na ambacho husaidia mwili wa binadamu Kwa kuweza kumpa mifupa na ambayo ni mifupa na ambayo ikona nguvu au kumtengenezea afya. Chai ya maziwa ndio, kitu na ambacho mimi hutumia zaidi na ninapenda sana kuitumia chai ya maziwa kwa sababu huwa na radha tamu na vile vile chai ya maziwa huwa inapendwa na watu wengi.

Naam, mimi hupenda wakati wa mvua. Mvua inafanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Napenda sauti ya matone ya mvua haswa yakiwa ni matone na ambayo yana vile vijimawe mawe vya barafu. Ya kigonga paa au madirisha, inanisaidia kufikiria na kupumzika, pia mvua hufanya mazingira yawe mazuri na safi. Hewa inakuwa baridi na safi zaidi wakati wa mvua napenda kukaa ndani ya nyumba ili nisieze kupatana na baridi kali. Kunywa kinywaji cha moto kama vile chai ya masiwa au kahawa, kusoma au kusikiliza miziki taratibu kwa kuweza kujituliza na kujipa raha.

Naam mimi hupenda kutumia kinywaji cha juisi, juisi ya maembe, maembe huwa yanaladha tamu na kuwa ni hutengeneza juisi ambayo huvutia zaidi Juisi ya maembe ndiyo kitu ambayo mimi hupenda zaidi kuweza kutumia haswa wakati wa jua au wakati kuna joto jingi au wakati wangu wa mapumziko Mimi huweza kutumia juisi kwa sababu huwa inaladha nzuri na vile vile juisi ya maembe husaidia mtu kwa kuweza kumongezea vitamini na inaladha nzuri. Juisi ya maembe ndiyo kitu mimi hupenda zaidi kuweza kukunyua wakati nina muda wangu wa mapumziko ili kuweza kutuliza akili zangu na kuweza kutuliza mawazo na kupunguza joto jingi mwilini. Juisi hiyo hunisaidia zaidi haswa wakati nina msongo wa mawazo, napoitumia mimi hutulia vizuri na kujisikia kama kijana barubaru.

Naamu wakati mwingi mimi hutumia wi-fi kwa sababu wi-fi ni haraka na hakuweza kutafuta vitu na mbavyo unavyo hitaji Kwa haraka haraka kwa sababu hua haichelewi wi-fi ni kitu nambacho hutumika zaidi haswa nyumbani hata vile vile kazini kwa programu kama vile kompyuta au kueza kutafuta vitu na ambavyo unavyo taka mtandaoni Mimi hutumia wi-fi zaidi nyumbani au wakati wangu wa mapumziko kuweza kutazama video, filamu au kuweza kutafuta vitu na ambavyo ni vya vichekesho kama vile pale TikTok mi huweza kuenda pale kutazama video fupi fupi za vichekesho Wi-Fi ndio kitu naambacho mimi hutumia sana.

Naamumimi hupumzika baada ya kufanya kazi ndevu hutumia njia nambayo ni njia mbadala ya kuweza kupumzika Mimi napomaliza kazi za siku huenda pale nyumbani na ingia hamamuni naoga ili kupunguza jasho na kutoa joto jingi mwilini kutoa harufu ya siku hiyo ya kazi inaeza kuweza kupata kinywaji na ambacho ni kinywaji baridi kama vile juizi ya maembe au tunda litualo apple Mimi hutumia vitu hivyo kuweza kupumzika au kukaa chini ya mti kuweza kupata hewa safi na kuweza kujituliza pale ili kuweza kutafuta hewa safi, kupumzisha akili, kupumzisha mawazo, kuondoa msongo mwingi wa mawazo, vile vile pale, mimi hupumzika vizuri baada siku ndefu, ninapoka pale chini ya mti, nikitumia kinywaji na ambacho ni kinywaji baridi.

Naam, mimi huifuata timu ya mchezo wa mpira iitwayo Barcelona Mimi hupenda Barcelona zaidi kwa sababu timu ile ni timu kubwa duniani na huweza inaeza ikanisaidia kuweza kutazama wachezaji mbali mbali Wachesaji mwenye haiba ya juu na wachesaji wasoevu kama vile Pedri au Lemini yamal. Mimi hupenda timu ya Barcelona kwa kuwa inacheza mpira wa tikitaka. Barcelona ni timu na ambayo inashinda vikombe vingi kama juzi ilieza kupiga Real Madrid na kuweza kushinda kikombe ta Copa del Rey Mimi Barcelona ni timu na mbayo huipenda zaidi na huwa ninaingetaka nieze kuitembelea na nieze kuona uwanja huo wao vile unavyokaa na nieze kutazama mechi yao wakieza kuhujumu timu pinzani Barcelona ndiyo timu ninayoifuata zaidi.

Vyatu ni vipendavyo ni vyatu aina ya sports. Sports ni kiatu na ambacho kitaeza kukusaidia wakati wa mazoezi au wakati wa matembezi. Kuwa si kiatu kizito kama vyatu hivi vingine kama vile safari boots au vyatu vingine na ambavyo vimetokea vya kisasa vyatu vizito. Sports ni kiatu na ambacho husaidia mtu kueza kufanya mazoezi kama vile kukimbia au kucheza hata voleboli watu wengi hutumia sports. Sports huwa ni nyepesi zaidi na nikiatu na ambacho huingiza hewa mtu huwa hatokwi na jasho au joto jingi kwenye miguu Sports ndiyo kiatu mimi hupendelea kuvaa zaidi wakati wangu wa matembezi au wakati ninapofanya kazi zangu kama vile kuweza kuendesha gari mimi hutumia vyatu vya aina ya sports.

Naam, ukitaka kuifanya kazi vizuri wakati ni wakati wa asubuhi unapoamka amka mapema ili kuweza kujipanga uwahi kazini mapema Wakati huo ndiyo mtu hufanya kazi zake vizuri na kuweza kusimaliza kwa wakati unaofaa Wakati ule wa asubuhi ndiyo wakati mzuri wakueza kufanya kazi na kuweza kuimariza haraka ili uweze kupata muda wa mapumziko na kuweza kupata muda mwingine wa kuweza kutuliza akili zako Unapofanya kazi yako haraka kusoka muda wa saa mbili hadi saa saba mchana muda huo unaeza kuwa umefanya kazi mingi na kazi mzuri Wakati huo ndio wakati mzuri wa kuweza kufanya kazi yako na kuifanya kwa umakini bila uchovu mwingi.

Naam napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na taratibu na mawasiliano Kwanza napenda kusoma au kusikiliza maelezo ya msingi ili nielewe wazo kuu kuweza kutenda jambo Bada ya hapo napenda kujaribu mwenyewe kwa kufanya. Kujifunza au kufanya mazoezi kwa sababu kufanya kuna nisaidia kukumbuka haraka zaidi Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa watu wengine au kupitia video na mifano halisi Napo jifunza kitu kipya hua najipa mda na siharakishi hatua kwa hatua hadi nikielewa vizuri au nieze kukifanya kitu kile vizuri au kujifunza kitu kipya kwa wakati unaostahili na kuweza kukifanya vizuri ili kiweze kupendeza.

Naam kukimbia ni kitu ambacho napenda zaidi hasa wakati wa asubuhi Ninapo amka mimi hukimbia kilomita kadhaa ili kuweza kujenga afya yangu kujichangamua na kuweza kuchangamua misuli vile vile wakati wa jioni ninapomaliza kazi yangu mimi hutembea kwa miguu sipendelei kutumia gari sana kutembea au kukimbia ni kitu ambacho usaidia mtu usaidia mwili wa mtu kuweza kupunguza mafuta mengi na kuweza kupunguza uchovu mtu wanapokimbia haswa kilomita kadha kila siku kumsaidia zaidi kwa afya yake na kuweza kumjengea mwili kumuondolea magonjwa kumuondolea udhaifu mtu akikimbia huwa anachangamuka na kuondoa mawazo mengi misongo ya fikra kutoa stresi mtu hupaswa kukimbia kila siku ili kuweza kuimarisha afya yake kwa viwango vinavyo stahili.

Mimi hupenda kuwakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwaelekeza kwa njia inayostahili, kuwapa mafunzo ya vitu mahali vinavyopatikana pale kazini, au wakati mwingine mimi huwakaribisha kwa kuweza kuwasalimia vizuri, kuweza kuwapa mwonekano mzuri kuwapa mafunzo ambayo yanastahili, kuwaonyesha kazi inavyoendelea kuwaonyesha baadhi ya kwenye kazi watakuwa wakizifanya hili wasije wakachanganyikiwa, muda tu watakapoajiriwa na kuweza kuingia pale kazini. Mimi hupenda kuwakaribisha kwa njia inayostahili na kuweza kuwapa mafunzo ili wawe wachapakazi kama sisi wengine tuliomo huko ndani Mimi hupenda wafanyakazi wapya kwa sababu ni watu ambao ukiwafunza vizuri iwapo tu ni watu ambao ni wamakinifu na watu wazuri, mtaeza kushirikiana vizuri na kuifanya kazi yenu iwe vizuri na kuweza kuinua kampuni na kuinua jina la kampuni, na kuweza kuweka kazi yenu iwe kwa viwango vizuri na viwango vya juu.

Naamu, mimi napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa husaidia mifupa ya binadamu, kusaidia afya ya mtu, weza kuimarisha afya yako. Mtu unapokuwa mgonjwa, mtu hutumia maziwa ili kueza kujinafuisha kwa haraka na kupata nafu ya haraka. Masiwa ni kitu kizuri, ata wakati wajotojingia, wakati wajiwakali, unaweza ukatulia chini ya mtu ukitumia kinywajicha maziwa. Masiwa ni kitu mambacho husaidia mwili wa mtu kwa kuweza kumuongezea manufa mingi, kuweza kumpa nguvu kwenye mifupa na kutengeneza afya yake Wakati mwingi mimi hutumia masiwa ni kitulia pale nyumbani au nikimaliza tu kula hivi bada ya kula Mimi huchukua maziwa na kuyanyua ili kweza kujituliza nayo na kweza kuteremsha mlo wangu kwa kutumia maziwa.

Naam, mimi hupenda kumfuga mbwa kwa sababu mbwa ni mnyama na ambaye ataweza akakusaidia kwa mambo mengi kama kulinda wanyama wako, kukulinda pia wewe usiku Mbwa ni kitu ambacho husaidia sana kuliko paka. Mbwa ni, vile vile ni mlinzi. Anaeza akakusaidia kwa kukulinda kutokana na vitu mingi anapoona mtu ambaye ni mtu anania mbaya au mwizi, hubweka na kukuweza kukuweka ukiwa makini kueza kujua kuna kitu na ambacho kinatendeka nje. Mbwa napenda mbwa saidi kwa sababu ana mambo mengi ambayo husaidia kwenye jamii Mbwa ndio kitu ambacho mimi hupenda sana.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni ile iliyotoka moyoni Ilikuwa ni zawadi rahisi lakini yenye maana kubwa kwangu na kwa watu wangu mtu alenipa kitu ambacho nilikuwa nikikitamani kwa muda mrefu na kwa maisha yangu yote Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba alikumbuka na kuonyesha kuwa ananijali zaidi na kuweza kujali moyo wangu Zawadi hiyo ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa na watu wengi zaidi hata kwenye jamii Tangu siku hiyo nimejifunza kwamba thamani ya zawadi haiko kwenye gharama yake bali kwenye upendo na nia ilio weka ndani yake mtu huyo alinipendeza na mimi humpenda na kumkumbuka wakati wangu wote.

Naam napenda chakula cha haraka kwa kiasi. Wakati mwingine huwa kinafaa sana haswa wakati unaharaka au wakati umeza kukumbwa na kazi nyingi. Ukiwa na shuguli nyingi au huna mda wa kupika. Napenda vyakula kama chips kuku wakukaanga au baga kwa sababu ni rahisi na vina latha nzuri. Lakini pia napenda kula chakula cha nyumbani mara nyingi zaidi Kwa sababu ni chenye afye na. Hunifanya nijisikie vizuri kwa hivyo chakula cha haraka na kipenda lakini siki la siku kwa sababu hakina manufa mengi. Mimi hupenda kula chakula cha nyumbani kwa sababu kina nisaidia kwenye afye na kuweza kujenga mwili wangu ila tu. Wakati ni naharaka za kazi ndiyo huwa na chukua chakula cha haraka. Kama ni kukinua pale dukani au kwenye supermarket.

Naam kwa kawaida siendi hospitali mara nyingi Ilatu wakati nina maumivu au nikomgonjwa Naweza kwenda labda mara moja au mbili kwa mwaka Hasaa kwa ukaguzi wa afya au kama najisikia si vizuri au nina maumivu Nikijitunza vizuri kula chakula chenye afya na kupumzika vya kutosha huwa siendi au huwa siugui mara kwa mara Lakini ikibidi au nikiona dalili sisizo za kawaida huwa siogopi kuenda hospitalini mapema ili kueza kupata kuangaliwa kwa haraka nisinje nikaa nyamasia ugonjwa uji ukanithuru badae ama ugonjwa huwa uweze kuniharibia afya yangu. Mimi hufika hospitalini haraka iweze kanavyo ili kuweza kukaguliwa na kuambiwa shida ni gani na kuweza kutibiwa na kupata matibabu ya haraka ili nikaye nikiwa sawa na mwenye afya nzuri.

Naam, wazo zuri kwa siku ya leo ni kufanya tendo moja dogo la wema au kuweza kumsaidia mtu anayetaka usaidizi inaweza kuwa ni kumsaidia mtu bila kuomba au kuombwa Kumpongeza mtu kwa dhati au kueza kumuonyesha amefanya kitu kwa umaarufu na kwa umakinifu au kwa uzuri au kumpigia simu mtu ambaye hajasikia kwa muda mrefu Tendo nogo linaweza kubadilisha siku ya mtu kabisa na pia Ukufanya ujisikie vizuri, moyoni na hata kwenye nafsi zako na kujiona kuwa umekumbukwa na mtu wa maana Leo ni siku nzuri ya kueneza tabasamu na mawazo chanya ili kuweza kuwa uzisha watu na kuweza kuwa kumbuka watu yetu Ata kuwa kitu kidogo sana huu pia husaidia zaidi kuweza kuwa na wazo zuri na kuweza kupata mtu na ambaye umezaa kumnyasia kwa siku nyingi.

Mimi hupenda kuwa mtu wa kuwahi haswa kuwahi kasini ili niweze kufanya kazi zangu kwa mda unaostahili na nisije nikapatwa na msongomano wa kazi nyingi na kazi ngumu Mimi hupenda kuwahi saidi wakati ninapohitajika ama haswa tuna mkutano mbali mbali Mimi huwahi haraka na kuweza kufika pale mapema ili nisieze kuwaharibia watu wengine mida yao ya kuweza kufanya kazi sao kuwa hii ndiyo sahihi kwenye maisha na katika kazi ili muweze kufanya mambo zenu haraka haraka na muweze kuokoa mda kwa kufanya kazi zenu vizuri au kuweza kuwasiliana vizuri Haswa kama ni kwenye mikutano muweze kuelewana kwa haraka na kumalizana haraka.

Naam wakati wa baridi kali huwa nafanya mambo ya kujista kujisitiri na kujipasha joto haswa kwa kutumia kinywaji kama vile kahawa au chai ya maziwa Napenda kuvaa nguo mzito kama sweater au jaketi kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa kama nilivyo sema hapo awali nakula chakula cha moto Pia napenda kukaa ndani ya nyumba ili nisije nikapatana baridi kali huko nje kupumzika, kusikiliza mziki au kutazama Wakati mwngine mimi hupenda kulala ili kuweza kujifunika gubi gubi na kuweza kupata joto pale kitandani haswa kitu kinacho nifurahisha kama ni inawezekana na hakikisha napata usingizi wa kutosha ili mwili uwe na nguvu na kuto patikana na baridi kali.

Naam, mimi hupenda kushirikiana na wengine ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri Manake mnaposhirikiana na watu wenzako au wafanya kazi wenzako mnaweza mukaifanya kazi yenyu vizuri na kwa haraka ili iwe kazi ya kupendeza Wakati mwingi mimi hupenda kushirikiana na wafanya kazi wenzangu ili tuweze kufanya kazi yetu haraka na tuweza kuimaliza kwa mda unaostahili kwa sababu unapofanya kazi peke yako kazi ile inaweza ikakushinda, upate uchofu au wakati mwingine kazi hile iwe nyingi kukuzidi na hautaweza kuimaliza kwa wakati unaostahili Ndiyo maana kufanya kazi na wenzako ndiyo huwa inastahili zaidi Manake mnaweza mkasaidiana kwa kupeana mambo na ambayo ni mazuri kuweza kusaidiana kufanya ile kazi muimalize kwa wakati unaostahili ili muweze kupata mda wa mapumsiko vile vile kwa sababu mda wa mapumsiko pia unastahili kwenye kazi hauwezi ukaifanya kazi yako Kila ziku bila kupata mda wa mapumziko Kwa hivyo kufanya kazi na watu wengine ndiyo kitu nambacho mimi napenda zaidi.

Naam, ninapoanza mradi mpya wa kazi kwanza napenda kuelewa lengo lake vizuri ilikuweza kujiimarisha Ujiuliza mradi huu unatatua tatizo gani na unatarajiwa kufikia matokeo gani au viwango gani Bada ya hapo, napanga hatua ndogo za kufanya kazi na kueka ratiba rahizi ilikuweza kusifuata kwa ukamilifu Pia hukusanya taarifa au rasilimali zini nazo hitaji kabla ya kuanza mradi huo kisha huanza na kazi ndogo ili kupata mwelekezo na kujenga hamasa ili inieze kuanzisha kazi vizuri na kuweza kuuza jina la kazi ile na kadri mradi unavyoendelea hunipa maendeleo na kunirekebisha pale inapobidi au wakati inapokosea watu hunirekebisha na kuweza kunionyesha nje inastahili na penda kuhu kuwatumia watu wazoefu kwenye miradi mikubwa mikubwa ili waeze kunielekeza.

Naam, mimi hupenda kutumia juisi, haswa juisi ya maembe. Juisi ile huwa ni tamu zaidi na huwa na ladha nzuri. Kinywaji kile, mimi hupenda kukitumia wakati kuna joto jingi au kuna jua kali ili kuweza kujituliza pale nikieza kutumia kinywaji kile. Huwa ni kinywaji kitamu na kina afya nzuri, ladha yake ni tamu na unapotulia pale ukitumia kinywaji kile cha baridi. Hua unatulia vizuri kumaliza mawazo na ambayo yanaeza kukumba na kuweza kuleta hisia na ambayo ni nzuri kwenye mwili wako. Mimi hupenda kinywaji cha baridi na haswa kinywaji cha juisi ya maembe. Ndiyo kinywaji na ambacho mimi hupenda kutumia sana.

Naam, wateja wangu mimi huwashugulikia haraka ili waweze niweze kuwaokolea muda wao wa kazi zao, vile vile pia nami niweze kunafasika ili kuweza kuhitimisha kazi zangu na ambazo nimeweza kuzibakisha Mimi huwahudumia wateja wangu haraka ili wasije wakangoja pale kwenye mustari zaidi, unaweza ukapata kuna joto jingi au jua kali na linaweza likawaadhiri Kwa hivyo wateja wangu mimi, huwashughulikia vizuri ili tuweze kumalizana nao kwa muda unaostahili na nieze kuendelea na mambo zaangu au waweze kupisha wateja wengine, niweze kuwahudumia vile vile vizuri huwa sipendelei mazoea ya kuwaeka wateja wangu zaidi Kwa sababu unaezapata joto ni jingi au jua ni kali na wengine wanaweza wakaadhirika na joto lile.

Naam mimi hupenda kusikiliza radio kwa nyimbo nzuri au kweza kusikiliza radio kwa kweza kusikiza mpira. Wakati mwingi mimi hupenda kutembea na radio haswa wakati ninapoenda malishoni kuwalisha ngombe mimi hupenda na radio yangu ili kweza kusikiza matangazo au nyimbo ninazozipenda haswa nyimbo za country music. Vile vile mimi hupenda mpira, huenda na radio ili kueza kuchegea matangazo ya mpira. Kwa sababu matangazo ya mpira hunipa raha sana na kueza kusikiza timu na ambazo zinaibuka na timu bora kama vile Man City na Barcelona. Mimi hupenda kubeba kijiredio changu ili kueza kusikiliza wakati ninapoenda malishoni au wakati nimeeza kumaliza kazi sangu ninaji Nimepata nafasi ya kueza kutulia pale nyumbani Mimi husikiza radio sana ili kueza kujituliza na kueza kupunguza uchofu na kueza kupunguza file vile mawazo mengi.

Naam mimi hupenda kusimamia. Au wala si kusimamiwa kwa sababu mimi naposimamia haswa iwe ni kazi mimi huisimamia vizuri na vilevile napenda kusimamia ili niweze kupata uzoefu na niweze kupata umarufu wa kuweza kufanya kazi vizuri na kuwa kiongozi mzuri Wakati mwingi mimi hupenda kuteuliwa niwe msimamizi wa wengine. Ili niweze kuwaonyesha kazi vizuri vile ambavyo mimi nataka iwe. Na kuweza kuwaonyesha kazi ifanyike vizuri na kazi kwa bidii sababu mimi ni mchapa kazi nambaye. Nina fanya kazi yangu kwa moyo mmoja na kuifanya kwa umakinifu na ustarabu Mimi hupenda kuwa msimamizi sana na kusimamia kazi nyingi ili ziweze kufanyika vizuri.

Naam, jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili. Imani inanipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha na changamoto za dunia. Na kunifanya niwe na matumaini hata wakati wa matatizo mengi. Maadili ya dini, hunifundisha kuwa mtu mzuri, mwenye huruma na mwenye heshima kwa wengine na kuweza kuwasaidia wengine au kuwafunza dini. Pia dini inanisaidia kupata amani ya moyo kupitia ibada na maombi ambayo hunipa faraja na msukumo wa kuendelea mbele kwa moyo mtulivu na moyo mzuri vile vile mimi huwafunza wengine ili kuweza kufuata dini, kuweza kuwa waeze kuokoka vile vile, tuweze kushikilia dini na kuweza kuendelesha dini ieze kuendelea vizuri bila changamoto zozote.

Naam Filamu ninayoipenda ni filamu ya mchezaji au mcheza filamu haitwae Arnold Suasniga Mchezaji yule filamu yake nayoipenda ni hile filamu ya The terminator hua ni filamu nzuri na filamu ya kuweza kushtua kwa sababu watu huwa ni ana ngozi ya mtu ila ndani yake ni chuma Hata anapopigwa risasi mtu yule huyeyuka na kuweza kushikana mara tu anapoanguka chini Filamu ile mimi huipenda zaidi kwa kuweza kujionea maajabu na mambo ya kushtua Terminator ndiyo filamu ninayoipenda zaidi na mchezaji ule au mcheza filamu yule ndiyo ambaye nimpendaye zaidi kwa wacheza filamu yule ni mtu anaye usoevu wa kucheza filamu, amecheza filamu nyingi zaidi hadi ile filamu ya The Expendables pia yuko kule pia anaendelesha mchezo huo Hila The Terminator ndiyo filamu ninayoipenda zaidi.

Naamu, mimi hukaa hadi mida ya saa sita nikitazama filamu nyingi ili kuweza kujituliza na kutulia pale, kuweza kupumzisha akili na kuweza kupumzisha mawazo wa kutazama vilamu nyingi kama vile movies na vitu vingine vingi vya vichekesho. Mida ya saa sita ndiyo mda wangu wa mwisho kuweza kukaa na usiku Nitakapofikisha saa sita mimi huenda kulala ili nieze kuamuka tena, mapema nieze kwenda kazini Mimi hukaa hadi saa sita kwa kuweza tu kujituliza na kufanya mambo zangu pale pole pole Nikitulia na kupunguza mawazo yangu na kutazama vitu ambavyo ninavyo vipenda.

Naamu ni na ndege wa kufugwa nyumbani kama vile kuku, bata, tausi, kanga na kasuku ndege wale huwa ni ndege wazuri na ndege wenye manufaa mengi Kwaupande wa kuku, bata, hunipa mayai na vile vile wananyama safi Tawusi ni ndege wa kukuja kuweza kuangaliwa na watu au ni ndege wa umaridadi pale nyumbani Kasuku naye ni ndege na ambaye huweza anaeza kaongea au wakati mwingine Kasuku ni ndege na ambaye anaeza aka kufurahisha kuwa vitendo vyake Tawusi nae vile vile ni ndege wa urembo wakati mwingine ana maringo mengi ya kuweza kufurahisha mtu ndege wale wote mimi niweza kuwafuga nyumbani kwa muonekano wao mzuri na wengine kwa maringo yao na wengine kwa wakua ni ndege na ambao wana mambo mingi ya kueza kutazamo na binadamu.

Naam, mchezaji na ambaye ni mpendaye zaidi wa mchezo wa mpira ni Lionel Messi Kwa sababu mchezaji ule ni mchezaji aliye kamili, mchezaji na ambaye ameshinda vikombe vingi Mchezaji na ambaye mchezo wake ni waviwango vya juu, hakuna mchezaji na ambaye anaeza akamfikia kwa waviwango vya ke vya uchezaji Hata Cristiano Ronaldo mwenyewe hawezi akamfikia kwa viwango vya uchezaji Lionel Messi ndiyo mchezaji na ambaye ni mpendaye Kwa kuweza kufanya timu zingine kuonekana kama zenye hazijui kucheza mpira Kwa kufunga mabao yake mazuri kwa kufunga mabao ya urembo Kwa kuweza kupiga mpira watikitaka na kuweza kuhujumu wachezaji watimu pinzani Kwa kuwapiga chenga na ambazo ni za kimauthi au chenga za matharau Lionel messi ndo mchezaji na ambaye ni mpendaye zaidi na ndiye mchezaji mzuri duniani kote.

Naam, mimi hupenda kuvaa kofia ili kujikinga jua kali au kujikinga mwanga mwingi wa jua kuweza kunipiga kwenye macho. Mimi hupendelea kofia kwa sababu hunisaidia kuweza kusaidia kichwa changu kisiweze kupatwa na vumbi au jua kali lisije likaniharibu ngozi ya kichwa, kofia ni kitu ambacho hunisaidia sana kwa kuweza kunikinga na mambo mengi haswa, kama kupatwa na vumbi kwenye kichwa au wakati ninapolala kwenye nyasi, husaidia sana hautashikwa na nyasi nyasi kwenye nywele na vile vile kunaponyesha kofia hukusaidia kwa sababu nywele ile haitaweza kuingiza maji au kupata unyevu unyevu Kofia mimi napenda kuvaa kofia sana wakati wangu mwingi.

Naam, naweza kuishi siku moja bila kutumia teknolojia ingawa si rahisi sana kwa maisha ya kisasa. Siku moja bila simu, mtandao au vifaa vingine vya kidigitali inaweza kunifanya nitafakari zaidi na kuzingatia mambo ya karibu zaidi kama kusoma vitabu, kufanya kazi za nyumbani, kuzungumuza uso kwa uso na watu au rafiki, au kutembea nje kwa kuweza kuji tuliza. Ingawa teknolojia inarahisisha maisha yetu pia ni vizuri kutoa muda wa kupumzika kutoka kwake mara kwa mara. Teknolojia naize kuishi tu bila siku moja au kwa muda wa masaa ma chache, bali si siku nyingi.

Naam, mfanyabiashara bora zaidi ninae mjua ni Njenga mabati. Mfanyabiashara huyo alieza kupata jina lile Njenga mabati kwa kutokana na kiwanda chake kikubwa cha mabati vile vile mtu huyo ni mkulima wa ng'ombe, ana ng'ombe wengi zaidi wa masiwa Pia hulima mashamba makubwa makubwa ya mahindi na vitu vingine mtu yule ni mwanabiashara nambaye ana usoevu na mwanabiashara mkubwa na vile vile ni mtu mzuri saidi kwa kuweza kupa vijana kazi kama ni kazi hiyo ya ng'ombe au kwenye kampuni hile ya mabati au kiwanda kile cha mabati mtu yule ana hela nyingi na kuwa ana usuefu wa kufanya biashara mtu huyo kiwanda chake humpa pesa nyingi vile vile unapokuja kama ni hapa kwa ng'ombe vile vile hupata pesa nzuri na kwenye mashamba pia hupata pesa nzuri. Kwa hivyo huyo ndio mwanabiashara bora ninayemjua zaidi na ni mfanyabiashara bora zaidi kwenye kijiji chetu.

Naam, kitu nambacho hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati munashirikiano wa mzuri na wafanyi wa kazi wenzako, munashirikiana kwa vitu mbalimbali, kuweza kupeana mafunzo, mawazo mazuri na kusaidiana kazi. Wakati huo hufanya mazingira ya kazi yanakuwa mazingira matulifu na masingira mazuri ili muwe na uzoevu na kuweza kusaidiana kazi nambazo ni za muhimu na kuzimaliza kwa wakati unaofa ili msiweze kupata msongo wa kazi nyingi Wakati mnaposhirikiana na wakati wenzako, kazi hile huonekana kuwa raisi na kazi yata hufanyika vizuri bila makosa ya yote na vile vile husaidia mtu kwa kuweza kujipa wakati mzuri wa kuweza kutulia Unapofanya kazi kwa umoja na nguvu na kwabidi vile vile husaidia watu kuweza kumaliza kazi zao haraka na kufanya mazingira yale yaonekane kuwa mazuri Unapokuwa na utulivu kasini na kuwa na umoja kasini hufanya mazingira ya hayo kuwa mazuri zaidi.

Mimi hupenda kuongea kwa sababu kuongea huchukua mda mfupi kuliko kuandika kuandika huchukua mda mrefu zaidi ndio maana sipendi kuandika Wakati mwingi mimi hupenda kuongea iwapo ni kuweza kupena mwelekeo au kuweza kuagiza kitu mimi hutumia mdomo ili kuweza kuongea na kuweza kwasiliana na mtu huyo kwa haraka na kwa njia inayostahili kuongea ndio kitu na ambacho mimi hupenda zaidi kwa sababu ni rahisi na ni njia ya kufanya kitu kiwe haraka.

Naam mji wangu wakuzaliwa ni mji na ambao uko maridadi zaidi na ni mji wakupendeza zaidi Mji ule una vitu vingi vya kuweza kutazamwa kama vile una vitu vikubwa vikubwa majengo marefu ya ghorofa na ambayo ni ya kuvutia zaidi haswa wakati wa usiku Yanawaka mataa na ambayo ni mataa maridadi huwa yana muonekano mzuri mtaa ule huwa ni mzuri zaidi wa kueza kuangalia Mji wangu huwa unapendeza zaidi kwa sababu tuna miti ya aina nyingi, miti na ambayo ina rangi kama vile miti ya zambarau na rangi zingine au nyekundu miti ile hutoa maua na ambayo ni ya kuvutia, maua na ambayo yana harufu nzuri vile vile kwenye mji tumepanda mabustani na ambayo ni mengi zaidi.

Naam, mimi kupenda michezo ya ubao hasaa mchezo wa Chess. Chess ndiyo mchezo ambao ninao upenda zaidi lakini huonekana kuwa mchezo mngumu ila kwa walio na usoevu huwa ni mchezo rahisi Chess ndiyo mchezo wa ubao na ambao napenda kujifunza saidi ili niweze kuujua na nieze kuwa mchezaaji bora wa kucheza Chess Chess ni kitu na ambacho huwa ni ngumu lakini ukikizoea huonekana kuwa mchezo rahisi na huwa rahisi vile vile Mimi wakati wangu wa mda wa mpumziko, mimi hupenda kucheza Chess sana.

Naam, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Ni ndoto nzuri sana kwa sababu inatoa uhuru wa kufanya mambo kwa njia yangu na kuweza kujikimu mwenyewe kujifunza mengi na pia kupata kipato chenye mana na cha kuniendelesha kimaisha Ningeanzisha biashara inayohusiana na kile ninachopenda au nina ujuzi nacho ili niweze kufurahia kazi yangu na kutoa huduma bora kwa wateja Lakini pia najua kuanzisha biashara kunahitaji mipango mizuri na bidii vile vile huhitajika zaidi na mawazo mazuri na utulivu mzuri na uvumilivu pia Hivyo ningependa vizuri kabla ya kuanza kufanya biashara yangu ili biashara yangu iwe nzuri na iwe ya kuvutia na nieze kupata wateja wengi.

Naam kwangu mimi sidhani kama ninangoja barua pepe sana lakini huwa nakagua barua pepe angalau marambili au tatu kwa siku ili kueza kujua yanayoendelea Hii ni ili kuhakikisha kuwa sina mawasiliano muhimu au nilio ya kosa na nipate kujibu kwa wakati unaostahili na kwa mda unaofa siku nyingine ninapenda kueka ratiba ya muda maalumu wa kuangalia barua pepe ili nisiingizwe na kazi nyingi za simu au kompyuta ili niweze kujitadharisha na mambo mengine na kuweza kujitatulia kazi nyingi ili nisije nika songongwa na kazi nyingi kwenye mda wangu.

Naam, ninapenda kutumia maji ya moto haswa wakati wa baridi ili kuweza kuondoa baridi au kuondoa uchofu maji ya moto husaidia sana au wakati una maumifu mwilini unaeza ukayatumia ili kuweza kukanda misuli ili heze kufunguka maji ya moto ni kitu nambacho mimi hupenda kutumia zaidi ili kuweza kutoa baridi na kuweza kujikinga na baridi kali ili kuweza kujieka nikiwa na afya mzuri maji ya moto husaidia mtu sana kwa kuweza kumwekea afyake ikiwa mzuri na kuweza kumweka na joto mwilini Wakati mwingi mimi hupenda kutumia maji ya moto kuogea mwili au hata vile vile kuoga uzo hili kuwa ngozi yangu iwe laini na ngozi yangu yeze kupendeza.

Naam, mimi hupenda kuvaa saa wakati ninapoenda kwenye harakati zangu za kukimbia au harakati zangu za kufanya mazoezi Napenda kutumia saa kwa sababu ni kitu ambacho ni rahisi na kwa haraka unaweza kuangalia masaa au wakati na ambao sijaibeba simu yangu ya mkononi, mimi huweza kuangalia masaa yangu kwa kutumia saa vile vile wakati ninatembea au wakati niko na marafiki zangu tunacheza mpira pale kwenye kijiji huwa natumia saa kwa sababu huwezi ukacheza na simu kwenye mfuko kwa hivyo mimi hutumia saa yangu kuangalia masaa kwa hivyo mimi hupenda kuivaa saa yangu mara nyingi mno.

Naam Mimi hupenda kula chakula changu nje ya nyumba iliniweze kupata hewa safi, hewa tulivu na upepo ambao ni upepo mwanana Wakati mwingi kwenye nyumba huwa na joto jingi na chakula unaweza ukapata chakula pia ni moto na huwa kitakuletea uchovu mwingi Kwa hivyo kulia nje ya nyumba ndio huwa mimi napenda zaidi ili ninaweza kupata hewa safi na kuweza kujiburudisha pale nje nikijiangalia mandharia ya kwetu nyumbani minapenda kulia nje zaidi ilikuweza kujiburudisha pale na kupata hewa ambayo ni nzuri upepo mwanana na kuweza kujituliza pale nikila chakula changu chenye latha mzuri.

Naam mimi hupenda hadithi za ajabu haswa zile hadithi na ambazo ni za kushtua. Ili zieze kuniweka nikiwa mtu mchangamfu na mtu mwenye hofu. Hadithi zile huweza kumpa mtu raha vile vile wakati huo huo huweza kuchanganyia raha na kukupa wasiwasi. Unaeza ukadhani ni za ukweli ila tu ni hadithi na ambazo ni hadithi zinakaa ukweli. Hadithi zile hushtua mtu na huwa zinapendeza zaidi kwa sababu zinakustua na vile vile unataka kujua kinachoendelea zaidi hadithi ile husaidia mtu sana kwa kuweza kumkuza kimawazo na kuweza kumfungua mawazo ili kuweza kutabasamu mbali au kufikiria vitu na ambavyo ni vikubwa na kuweza kufikiria mbali hadithi zile ni nzuri kwa mafunzo na kwa kuweza kusaidia mtu kwa kueza kumkuza kimaisha.

Naam ningependa kuweza kurudi ujanani mwangu ili niweze kufanya vitu na ambavyo vilikuwa vitu muhimu na ambavyo sikufanya wakati ule. Ujana wangu nilikuwa mtu mwenye bidii, mtu mwenye nguvu zaidi, na nilikuwa mtu ambaye alikuwa mtu mwenye manufaa mengi zaidi kwenye kijiji. Nilikuwa mtu na ambaye alikuwa mtu mwenye hekima, mtu mwenye mchapa kazi na vile vile mtu mwenye hekima zaidi. Ujanani mwangu ningeweza kupenda nirudi ili niweze kuendelesha kazi niliyoiachia pale wakati nilipokuwa mzee Ningependa sana nirudi ujanani mwangu niweze kuisaidia jamii na familia yangu vile vile kwa pamoja.

Naam, tabia ninayoipenda zaidi kwa watu wengine ni ukweli na kuwa na huruma ukweli hufanya mawasiliano kuwa wazi na kuaminika na kuweza kuaminiwa na kila mtu au kila mwana familia au kila mwana kijiji na kunifanya nijisikie nikiwa na mtu ambaye au watu ambao wanaweza kusema mambo kama yalivyo bila kuficha au bila kupotosha watu. Huruma nayo ni muhimu sana kwa sababu inatuwezesha kuelewana kwa undani. Vile vile kusaidiana na kuwa na moyo wa kuelewa changamoto za wengine bila kuhukumu au bila kuongelea mtu vibaya Hukumbusha watabia hizi hufanya mahusiano kuwa mazuri na yenye amani kwa kila mtu na kuweza kuaminiana kwenye jamii kwenye familia na hata katika nchi yote.

Naam, mara nyingi wikendi mimi hufanya vitu ambavyo ni vitu vya kuweza kujituliza kama vile kucheza mpira, au kuweza kujumuika na marafiki zangu tuweze ku kuisakata soka Kwa njia mbadala kuweza kujituliza baada ya kufanya kazi wiki nzima sisi huweza kufanya vitu ambavyo ni vitu vizuri vizuri au kuweza kutembea kufanya mazowezi na ambayo ni muhimu kwa afya ya binadamu.

Naam, napenda kitanda kizuri kwa sababu ni kitanda na ambacho kita kuparaha, unapokuwa pale umelala ni kitanda na ambacho ni kizuri kwa kuweza kukutuliza, kuweza kupata usingizi wako pale vizuri bila shida zozote Kitanda kizuri ni kitu na ambacho kinaeza kika kusaidia uweze kulala vizuri na uwamuke vizuri bila maumivu yoyote ya mwili wala kuwa na shida yoyote ya mwili Mimi hupendelea kitanda kizuri saidi kwa sababu mimi hukitengeneza vizuri na kuweza kuwa na gondoro na ambalo nila hali ya ju Gondoro na ambalo halita kuumiza mgongo wa muke kwa na maumivu ya yote Kwa hivyo kitanda kizuri ndiyo kitanda na ambacho mimi hupendelea kulalia zaidi.

Naam kwangu mimi ninapenda zaidi suruali kwa sababu ni rahisi kufaa na inafaa kwa hali nyingi za kazi au starehe Suruali pia hutowa uhuru wa kuzunguka kwa urahisi na nzuri wakati wa shuguli za kila siku Lakini pia sina tatizo na sketi mara nyingine Hasaa wakati wa alfa au matukio maalumu Siketi vile vile hufaliwa na watoto wa kike huwa ni nguo na ambazo ni nzuri kwao ila kwetu sisi wanaume sisi hufaa suruali sana sana Kwa sababu ndiyo nguo zetu na ndiyo nguo za heshima huwezi ukafaa sketi ukiwa mtoto wa kiume sisi hufaa suruali sana.

Naam kazi ya nyumbani ambayo na chukia kidogo ni kupika chakula kinachochukua mda mrefu au kukuosha vyombo au kufua wakati mwingine hupoteza mda mwingi na kunifanya nijisikie kuchoka hasa kama nimekuwa na shuguli nyingi za kazi au nimekuwa na siku ndevu kwenye kazi Pia kupiga simu za mara kwa mara kusafisha nyumba Kwa kina huwa ni kazi ngumu za na za mda mrefu pia Lakini najua kazi hizi ni muhimu Hivyo huwa na jitahidi kuzifanya hata kama siwezi kuzipenda kila wakati Kwa sababu kuwa ni kazi ngumu Hila tu ni nasifanya kwa sababu sina lingini la kueza kufanya.

Naam mimi hupenda kulea nywele zangu mara kadhaa kwa mwaka au mara kadhaa kwa mwezi ili kuweza kuzitengeneza vizuri na ziweze kuwa nywele na ambazo zinapendeza Wakati mwingine nywele husaidia wakati kuna jua kali kuwa hautahizi jua kwenye utosi au jua hilo halitaeza kukuadhiri ngozi ya kichwa Wakati mwingine ukiwa na nywele kubwa huwa inasaidia wakati wa baridi hautaeza kuhizi baridi kwenye kichwa Kwa hivyo mimi hupendelea kulea nywele zangu zaidi mara kadhaa kwa mwezi na kuweza kuzitengeneza ziwe na muonekano mzuri zisiwe tu nywele shaggy shaggy au nywele zinakaa za mtu asiyejielewa mi hutengeneza nywele yangu vizuri iwe nywele na ambayo inavutia wengi na ikuwe nywele na ambayo ina muonekano mzuri ili nieze kukaa na kama mtu na ambaye anaelewa kile anachokifanya kwenye haya maisha ya sasa.

Wakati wa mapumziko kasini napenda kuchukua muda kidogo kupumzika na kujinyosha. Hasa kama nimekaa kwa muda mrefu mbele ya kompyuta. Naeza nikachukua muda mfupi ili kweza kujinyosha Pia hua napenda kunywa maji au kinywaji kingine baridi ili kuondoa uchovu Wakati mwingine napenda kuzungumza na wenzangu kwa upole ili kubadilisha mazingira kidogo na kurudisha nguvu za kazi. Ili nieze kuwa fresh. Pia ikiwa kuna nafazi inapenda kutembea kidogo au hata kusikiliza msiki wa country music, msiki muepesi, ili kuondoa mawazo ya kazi na kurudi na msukumo pia wa kweza kuendeleza kazi ile vizu.

Naam stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri na mawasiliano ya ufahamu wa teknolojia na kusimamia muda mzuri mawasiliano mazuri husaidia kueleweka vizuri na kushirikiana na wenzangu au wateja wangu vizuri uwelewa wa teknolojia na hakikisha ninaweza kutumia sana na programu mbali mbali kwa ufanisi kazini kusimamia muda vizuri kuna nisaidia kukamilisha kazi kwa wakati unaofa na kuepuka msongo wa mawazo Pia study hizi hufanya kazi kuwa rahisi na yenye tija zaidi ili iwe kazi nzuri na kazi ya kufaana kazi isije ikarundikana pale iweze kutupa kazi nyingi za kueza kutatua na au kueza kupanga tena mipango mingine ya kupangia watu kazi na ambazo ni za ziada ili zieze kukamilika kwa haraka.

Naam, ninapojua udhaifu wangu kazini kwanza hujikubali na kutambua nisehemu ya mimi ambayo ninahitaji kuweza kuiboresha zaidi na ieze kuwa ni muhimu Kisha napanga hatua ndogo za kuboresha udhaifu huo na kuweza kuumaliza kabisa kama vile kujifunza zaidi kupitia mafunzo kuuliza msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu na ambao walio bobea kwenye uzuevu wa kazi au kutafta raslimali za kujifunza mwenyewe. Pia hua naweka malengo ya wazi ya kuboresha ili niweze kupima maendeleo yangu kwa kufanya hivi. Situ kwamba ninaboresha uthaifu wangu bali pia ninajijenga kujiandaa na ufanizi kazini ili niweze kuwa mtu bora na mtu mzuri kwenye kazi.

Naam uzoevu wa kushangasha nilowahi kupata nii wakati nilipokuwa sehemu ya mradi mkubwa ambao haukuwa rahisi kabisa kuweza kufikisha pale nilipokuwa nikifanya kazi na watu kutoka sehemu mbalimbali na tamaduni tofauti tofauti Ilijipata mambo mengi kuhusu ushirikiano na watu waliokuwa wazuri uvumilivu na jinzi ya kushugulikia changamoto kwa pamoja Ilikuwa changamoto kubwa lakini pia niliweza kujimarisha na kueza kuwa mgumu na kueza kuji elimisha Ilikuwa nafasi ya kujifunza zaidi na kukazana au kukuza ujuzi wangu hii ilikuwa uzoefu wakushangaza kwa sababu niliona jinsi watu wanavyo kushirikiana ili kufanikisha jambo kubwa licha ya tofauti zao Jambo kubwa huwa ni mzuri sana mukishirikiana vizuri uzoefu huo huwa ni mzuri sana na ni uzoefu wakushangaza mnaposhirikiana na watu nambao hauwatambui wala huwajui vizuri.

Naam Mimi hutumia video kwa mawasiliano kama vile kuwasiliana na wazazi, ndugu, marafiki au wakati mwingine hata na mke mawasiliano ya video huwa mazuri kwa sababu utaeza kumjulia mtu yule hali ukimuona na vile vile usaidia sana kuweza kuonana vizuri mawasiliano ya video ni mazuri na mimi hupenda kuyatumia wakati wangu mwingi haswa kwa familia ila si kwa kila mtu au kwa kila mtu anayetaka kunipigia si wasiliani nae kwenye mawasiliano ya video hayo mawasiliano ya video ni mawasiliano ya familia peke.

Nam, napenda upepo wa asili zaidi ya AC Hasa wakati wa hali ya kawaida, upepo wa asili unanifanya nijisikie fresh na unanisaidia kupumua vizuri zaidi vile vile upepo hutumika na watu wengi kwa sababu AC huwezi ukaipata tu kwa kila mtu Bali ni kwenye magari au kwa manyumba makubwa makubwa au kwa watu wenye familia tajiri Pia huwa na hisi ya kuwa karibu na mazingira ya nje kama vile kusikia sauti za wanyama au miti ikitikisika Lakini wakati wa jua ni kali sana hua hali ya joto kali ndani Ac hutoa baridi ya haraka na inaleta faraja zaidi Kwa hivyo napenda kutumia upepo wa asili pale inapowezekana Lakini pia Ac ni muhimu hasa wakati wa jotokali sana Kwa hivo zote mbili ni muhimu ila upepo ndiyo muhimu zaidi kwa sababu si kila mtu anayei miliki vitu kama vile AC ama vitu vingine vya upepo.

Naam, ninamkumbuka mwalimu mmoja wa kiswahili ambaye alikuwa na njia nzuri sana ya kufundisha Alikuwa mkweli mwenye huruma na aliweka bidii akihakikisha au kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo Mwalimu yule alitufunza vitu vingi kama vile fasihi maneno nambayo ni magumu, methali na vitendawili Alitumia hadithi michezo ya lugha na mashindano ya kusoma ili kutufanya tufurahie masomo Pia alikuwa ananihimiza madili mema na utu bora Jambo ambalo limenisaidia siyo tu masomoni bali pia maishani mwangu ya kila siku mwalimu huyo alinifanya nipende somo la kiswahili na kujifunza kwa moyo wangu wote Somo la kiswahili ni somo naambalo ninalipenda zaidi na kulienzi walimu huyo na mkumbuka zaidi na huwa na mpa heshima yake na maua yake kwa kuwa ni mwalimu mzuri Heko mwalimu wa kiswahili.

Naam kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni ile ya kucheza na marafiki shuleni na majirani bila wasiwasi wowote au bila kuwa na hofu yeyote. Tulipata fursa ya kuwa na michezo ya jadi kama bao, mpira wa miguu, mpira wa kadanda na kucheza kuigiza hadithi. Pia nilikumbuka siku za siku kuu ambapo familia yangu ili kusanyika, tukacheka na kuweza kula pamoja na kusherehekea kwa furaha tele. Kumbukumbu hizi zimenifanya ni tambue, dhamani ya, urafiki na familia zote kwa pamoja.

Naam mimi hupenda maua zaidi hasua maua yanayo nukia vizuri mimi hupenda kupanda bustani la maua Hili kuweza kujinufaisha na kuweza kuyauza hata mainchi za nje kama vile marekani na nje zingine kama europa vile vile Mimi huuza maua yangu kwa sababu maua huleta pesa nzuri na huwa ni maua nambayo unaweza ukayatumia kwenye harusi au kununulia mtu hili kuweza kumfurahisha au kuumpa kama zawadi Mauwa ni kitu nambacho mimi hupenda zaidi na huwa nakipanda kwa wingi.

Naam mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu husaidia mtu kuweza kupunguza uzito mwilini na kupunguza mafuta mingi mwilini kutembea kwa miguu ni kitu na ambacho ni kizuri kwa sababu vile vile pia ni kuweza kujiimarisha viwango vyako vya mifupa ilikuwa na mifupa na ambayo ina nguvu Pia ni mazoezi na ambayo husaidia mtu kuweza kuweka mwili wake ukiwa umechangamuka kutembea kwa miguu ni kitu na ambacho mimi hupenda zaidi kuliko kutembea kwa gari Wakati wangu mwingi hata napoenda kazini mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni mazoezi mazuri na ni mazoezi na ambayo yanakusaidia hata kwenye afya yako na kwenye maisha yako vile vile.

Naam, mimi hupenda mazoezi ya asubuhi wakati tu ninapoamka huwa ninakuwa ni siku sina udhaifu mwingi Wakati huwa ndio wakati mzuri ambao naweza kufanya mazoezi yangu ya kukimbia Mimi hukimbia kilomita kadhaa na kuweza kujenga mwili wangu, kuweza kufungua mizuli yangu na kuweza kujieka katika afya mzuri Wakati mwafaka wa kuweza kukimbia, mimi hukimbia asubuhi Kwa sababu ndio wakati mzuri, hakuna jua kali, au, hakuna jotojingi, kuna kakijibaridi na ambacho ni kawastani, na ambao ndio mzuri kwa kukimbia. Mimi hupenda kukimbia asubuhi ili kuweza kufanya mazoezi yangu au kuingia kwenye jimu wakati wa subuhi kufanya mazoezi kuweza kujenga afya yangu.

Naam nimeweza kutembelea ziwa naivasha, na ziwa naivasha huwa ni ziwa nambalo ni ziwa maridadi zaidi na huwa na viboko na vitu vingine vya kuweza kuvitazamia ziwa naivasha huwa ina muonekano mzuri na mahali kuzuri kwa kuweza kutulia, kutuliza nafsi na kuweza kujiburudisha kupunguza msongo wa mawazo ziwa victoria ni ziwa naambalo liko kwenye rift valley au vile vile huwa linapatikana pale naivasha ziwa naivasha ni kitu nambacho ni kitu kizuri na mimi hupenda zaidi kuweza kutembea pale ili kweza kuenda kubebwa na mtumbwi kuweza kuzuru ziwa hilo vizuri na kuliona vizuri pale ni pahali ambapo ni pazuri pana mandhari nzuri na unapokelewa vizuri na unapata vitu vizuri vizuri pale ziwa naivasha.

Naam, kila siku asubuhi ni na utaratibu rasmi unaonisaidia kuanza siku yangu vizuri. Kwanza naamka na chukua dakika chache kujituliza na kushukuru kwa siku mpya. Kisha huosha uso na kupiga mswaki ili nijisikize fresh na baada ya hapo hunywa maji au chai ya moto. Kisha huaandaa mipango ya siku kwa kufikiria kazi au majukumu ni takayo yafanya siku ile. Kama ninamda, napenda kuji nyoosha kidogo au kusikiliza msiki wa taratibu kabla ya kuanza shughulizangu sa siku Mimi hupenda kujipanga mapema ili niweze kuwahi kazi na kuweza kumaliza kazi yangu kwa mda unaustahili.

Naam mimi hupenda mchele nyama na chapati vyakula hivyo ni rahisi kuweza kuvitengeneza haswa mchele ni rahisi kuweza kuandaa na huiva kwa haraka mchele huwa na ladha nzuri haswa unapopata au unapokula mchele nyama na wali vikiwa vimechanganyika huwa ni vyakula unambavyo vinaladha nzuri na vinavutia kwa harufu nzuri nyama inakusaidia kwa kukupa proteini nayo mchele na chapati huwa inakupa proteini ya aina moja Nyama ni kitu na ambacho ni kizuri zaidi kwenye mwili wa binadamu na pia chapati na mchele husaidia pia kueza kuongeza madini kwenye mwili Mimi hupenda kutumia vyakula hivyo na hizo ndizo chakula na ambazo mimi napenda zaidi.

Naam mimi hutumia mitandao ya kijamii kama ya vile WhatsApp, Facebook, YouTube na vitu vingine kama TikTok au hata vile vile mimi hutumia vile vile Google. Sana sana mimi hutumia Whatsapp kwa kuweza kutuma ujumbe na kuweza kuwasiliana na wenzangu Wakati mwingine kutumia Facebook ni kuweza kuposti video au kujiposti picha zako ili uweze kupata likes nyingi na uweze kuonana na hawa watu ambao ni marafiki zako pale ndio mnaweza kupatana kwa urahisi kutumia mtandao wa Facebook mtandao huo ni rahisi sana kuweza kujua mtu Rafiki yako huu kujua mtu na ambayo mlie soma naye miaka mingi iliopita na mkaachana mkasahauana pale ndipo na ambapo mnaweza mkakutana na mkaweza kurudiana na kujuliana hali vizuri Mimi hutumia mitandao hiyo muda mwingi wangu na napenda kuitumia sana Kwa sababu ni muhimu na ni rahisi kupatana na marafiki zako Mimi hupenda kutumia mitandao ya kijamii sana.

Naam, kazini hukutana na changamoto kadhaa lakini moja kubwa ni kusimama kusimamia muda vizuri, hasa kunapokuwa na majukumu mengi kwa wakati mmoja Wakati mwingine pia kuna changamoto ya mawasiliano, hasa unapofanya kazi na watu wenye mitazamo au mitindo tofauti na ya kazi na ambayo mnayoifanya au watu wanao wana mitazamo kando na enye na ambayo nyinyi mmeweza kuwa mkifuata au watu wageni vile vile Pia shinikizo la kutimiza malengo kwa wakati lilinaweza kuwa changamoto na changamoto kubwa zahidi Hata hivyo changamoto hizi hunisaidia kujifunza kuwa mfumilivu na kuboresha njia zangu za kufanya kazi kila siku ili kuweza kujiepusha na changamoto hizo mtu anapaswa kuwa makini na kuweza kujifunza mengi kupitia changamoto hizo ili kuweza kuwa mtu mzuri na kuweza kumakinika kwenye kazi.

Naam hekima kubwa nilio jifunza maishani ni kwamba. Uvumilivu na nidhamu huleta matokeo mazuri. Si kila jambo hutumia haraka au si kila jambo hufanya mtu kuwa na makasiriko na si kila changamoto inajibu la papo kwa papo. Kujifunza kusubiri kunafanya bidii bila. Kukata tamaa wala kuwa na haraka na kujiamini mara kwa mara unisaidia kuwa mtu bora zaidi Pia nimejifunza kuwa heshimu na kuwa jali wengine hujenga mahusiano mazuri amani ya moyo. Na vile vile hujenga tabia nzuri na kuwa mtu ana muonekano mzuri. Heshima ni kitu nambacho ni kizuri zyaidi kwenye familia na hata katika jamii.

Naam wakati walikizo najistawisha kwa kuchokua mda wa kujitunza na kujifunza vitu vifaa kama vile kutumia vifa vya elektroniki au kompyuta napumzika na au kupumzisha akili kwa kupunguza msongo wa kazi kulala vizuri na kufanya shuguli ninazopenda kama kusoma kusikiliza mziki wa country music au kutembea Pia napenda kujifunza ujuzi mpya au kusoma vitabu vinavyoongeza marifa na mtazamo wa maisha ili maisha yawebora Likizo hunipa nafasi ya kujitayarisha au kujitafakari kuweka malengo mapya na kurudi kazini nikiwa na nguvu na motisha mpya ya kuweza kuendeleza kazi ile vizuri.

Naam mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni Lamu Old Town ni sehemu yenye historia kubwa utamaduni wa kipekee na majengo ya kale yanayoonyesha historia ya waswahili ningependa kuona mitaa yake ya zamani, milango ya mbao iliochongwa kwa ustadi na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya watu wa zamani na biashara ya baharini Pia ningependa kuhisi utulivu na uuridhi wa kihistoria uliopo humo lamu. Lamu ni mahali na ambapo ningeeza kupenda kupatembelea zaidi ili nieze kujifunza mengi kutokana pia na watu au wakaazi wa mji huo wa lamu.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku, huwa nachaji wakati betri inapokuwa karibu kuisha au usiku kabla ya kulala ili niweze kukitumia vizuri siku inayofuata au siku itakayofuata ya asubuhi. Kuna siku chache nachaji mara mbili au mara kathaa, hasa kama nimetumia kifaa kwa muda mrefu au kufanya kazi nyingi nacho. Huwa najitahidi kuchaji kwa mpangilio ili betri idumu kwa muda mrefu isije ikaharibika maana ukichaji kifaa chako mara nyingi huwa inadhuru betri na kuweza kuiharibu.

Naam, mimi hupenda yoga kwa sababu ni mazoezi na ambayo anasaidia mwili wa binadamu kuweza kuwa kati hali nzuri mazoezi ya yoga ni kitu nambacho ni kizuri kwa kuweza kutengeneza afya ya mtu na kueka mtu akiwa hali nzuri kupunguza mafuta mwili ni mazoezi hayo husaidia binadamu sana au mtu Kwa kuweza kueka rekodi ya afya nzuri na kuwa na mwili na ambao uko hali nzuri si mwili mzito upunguza vile vile mafuta ya mwili na kueka mtu akiwa sawa mwili wake na afya yake ikiwa nzuri.

Naamu, likizo yangu ya ndoto ni ile yenye utulivu, mazingira mazuri na muda wa kupumzisha akili. Ningependa kwenda sehemu ya asili kama ufukueni wa bahari au mito. Eneo lenye milima na miti mingi au maua. Ningefurahia kuwamuka asubuhi nikiwa najisikia au nasikia sauti zandege. Kutembea taratibu na kufurahia chakula cha asili na ambacho nikipendacho kama vile mchele, nyama na chapati vinywaji mbalimbali kama vile juisi au soda Pia ningependa kujifunza utamaduni wa eneo hilo kuzungumza na watu wa huko na kuchukua picha za kumbukumbu likizo ya aina hii hunipa amani moyoni na furaha na nguvu mpya za kuendelea na maisha ya kila siku ili kuweza kujijenga na kujistarehesha mwenyewe.

Naam, mimi hupenda kufaa vipuli kwa sababu hurembesha mtu na kuonekana mtu ambaye ana urembo wake wa aina. Ila si kila tamaduni huvaa vipuli, kuna baadhi ya jamii kama jamii ya wa maasai au jamii zingine kama waturkana vile huvaa vipuli kwa kuwa hiyo ndio tamaduni yao. Vipuli huweza kuwapamba vizuri na kuwaeka wakiwa hali nzuri na kuonekana wakiwa wanapendeza zaidi. Ila vipuli ni vitu ambavyo ni maridadi na hutengenezwa kwa shanga na kutumia uzi mdogo wa makonge.

Naam chumba changu cha kulala nimeweza kukipamba vizuri, kukieka, kukiweza kukitengeneza na maua, picha za wachezaji, picha za wacheza filamu, picha za waimbaji vile vile nimeweza kukipaka rangi na ambayo niipendayo, rangi ya samawati Chumba kile changu nimekitengeneza vizuri, nimetengeneza kitanda changu, kinavutia, nimeweza kukipiga marashi na ambayo yananukia vizuri, manukato na ambayo ni ya kunuka vizuri Chumba changu mimi nakipenda zaidi kwa sababu ni chumba kidogo na chumba na ambacho ni changu cha kupumzikia pale wakati wa usiku mimi hupata usingizi wangu mzuri, usingizi mnono bila kusumbuliwa na mtu yeyote Chumba changu huwa ni chumba na ambacho nakipenda zaidi kwa sababu ya kuwa ni chumba kisafi na kinamuonekano mzuri.

Naam kitendo cha wema ambacho ni nakikumbuka ni pale nilipojisaidia mtu aliyekua na shida bila ye kuniomba mtu yule nilieza kumsaidia kwa mambo nambayo niliyoyaweza Ilikuwa ni hali ndogo lakini nilichukua mda kumsikiliza kumpa ushauri na kumsaidia kwa kile nilichoweza badaye alinishukuru sana na hilo lilifanya nijisikie vizuri moyoni tendo hilo Lilifundisha kwamba hata msada mdogo unaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya mtu vile vile mtu huyo alinishukuru na kuweza kuniambia kwamba nimeweza kumsaidia na kuweza kumshauri vizuri na maisha yake yataeza kubadilika na kuwa mtu nambae ni mzuri na mtu atakuwa na mwonekano mzuri kwenye jamii na pia kwenye familia.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kucheza na watoto kwa sababu watoto ni watu ambao watakupa raha, watoto ni watu na ambao wataweza kupa vichekesho vingi, wanapogonga mpira na kuenda upande usio, stahili. Watoto ndio watu na ambao mimi hupenda kukaa nao mara nyingi, ili kueza kutulia nao, kueza kupata vichekesho nao, na kueza kuwachunga vile vile, kueza kuwafunza jinsi ya kucheza. Mimi hupenda kucheza na watoto mara nyingi kwenye maisha yangu au wakati wangu wa mapumziko.

Naamu, ninapoanza kazi mimi hufanya, mipangilio ili kuweza kuyanza kazi yangu vizuri, kuweza na kazi zile rahisi ili kuweza kusimaliza kwa wakati unaustahili, na vile vile kuweza kuwapanga watu, waeze kufanya kazi zingine vizuri. Mimi huweza kuweza na kazi zote rahisi ili kusimaliza haraka ili unyeze kubaki na zile ngumu na ambazo ni nzito. Wakati ule ndipo ninapotenga mda muafaka au kuweza kufanya hizo kazi ngumu ni itakapomaliza hizi nambazo sio ngumu zaidi huo mpangilio ni mzuri saidi unapuanza na kazi nambazo sio ngumu iliweza kubaki na zile ngumu nambazo sio nyingi zaidi.

Naam, mafunzo yaliyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na kujitambua kazini Mafunzo haya yana yalinifurahisha na kunifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na ustaarabu kusikiliza wengine kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa uwazi pia yalinisaidia kuelewa nguvu na udhaifu wangu Jambo lililonifanya nijiboreshe na kufanya kazi kwa kujiamini zaidi Mafunzo haya yamekua na mchango mkubwa katika kazi na maisha yangu ya kila siku na nikakua mtu bora zaidi na mtu na ambaye anaeza kujua kile na ambacho anaeza akafanya na kile kitu na ambacho hatakiwi kufanya Mafunzo hayo yamenisaidia sana kwenye maisha yangu.

Naam ninahifadhi data yangu katika njia tofauti kwa usalama. Kwanza mimi huhifadhi kwenye kifaa changu kama simu au kompyuta. Kwa matumizi ya haraka Pia hutumia hifadhi ya mtandao ili kuweza kuweka data yangu ikae vizuri ili data iwe salama na iwe rahisi kuipata hata nikibadilisha kifaa Kwa vitu muhimu sana, napenda kuwa na nakala ya ziada Yaani kama vile kwenye flash disk au hard drive ya nje njia hii hunisaidia kuepuka kupoteza taarifa muhimu na ambazo ni za kunisaidia au vitu vyangu na ambavyo nimeweza kufihifadhi vizuri.

Naam, shughuli ya yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kusikiliza mziki kama vile country music kusoma kuna nipea nafazi ya kujifunza mambo mapya, kunapanua maarifa na kueza kuniongezea mambo mengi na kufikiria kwa undani au kwa urefu mziki huleta raha na kunisaidia kupunguza baada ya au kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi Pia napenda kutembea kwenye maeneo ya asili ili kuweza kujionea mengi kwa sababu kunanipea amani na nguvu mpya ya kuweza kuona mambo mapya katika macho yangu au kwenye macho yangu.

Naam mimi hua napenda kupumzika kwa njia zinazofuata ili kuweza kufanya mambo yangu yaweze kuenda sahihi Hii inaweza kuwa kusikiliza mziki mwepesi kama vile country music au miziki mingine ambao ni mziki mitulivu kutazama filamu au vipindi ninavyo vipenda kama vile selina au ulabalu estate au hata kusoma kitabu cha historia Wakati mwingine napenda kuenda sehemu ya utulivu kama bustani au pwani kuweza kujingalilia maji ya navyovuka, kutembea kwa utulivu na kufurahia mandhari ya asili huwa kunanipa raha na kujistarehesha vizuri bila changamoto zozote.

Naam mimi huhifadhi kitu cha thamani mahali na ambapo ni mahali salama ili kuweza kukitumia kwa muda unaostahili au kukifadhi pale ili kiweze kuwa na muonekano mzuri kiwe salama Hata watu wanapokuja kutembea pale wanaeza kukitazama Wakati mwingine unaeza kupata ni kifaa cha thamani zaidi kinaeza vile vile kikakuletea pesa au kikakupa mambo na ambayo ni tofauti tofauti kwa maendeleo Mmi huhifadhi kifaa cha mahani au kitu cha thamani mahali na ambapo ni pazuri na mahali salama ili kisije kikaharibika au kupotea.

Naam kuna michezo aina mingi ila mimi ningependa kujaribu mchezo wa besiboli.Niweze kujua mchezo huo unavyochezwa na unavyo shirikiwa mchezo ule siuelewi zaidi mbali ngependa kuweza kujifunza jinzi ya kucheza mchezo wa besiboli basiboli ni mchezo na ambao siuelewi kabisa ningependa mtu aweze kunifunza au nieze kujaribu kuucheza ili niweze kuimarisha viwango vyangu vya kucheza mchezo ule ili niweze kujua mchezo huo unavyochezwa au ni mchezo mzuri au si mzuri nieze kuwa na usoevu huo wa kuucheza nione kama naeza ni kaupenda ni anze kushiriki na hata vile vile niingie kwenye timu za taifa ilikuweza kucheza mchezo huo.

Naam chakula ambacho mimi hupenda kula jioni ni mchele kwa sababu ni rahizi kuupika na huwa unalatha tamu. Mimi hupika mchele kwa kuuchanganya na vyakula vingine kama vile maharagwe, viazi au vitu vingine vile vile mimi huchanganya kwa kuweka nyama. Huwa mchele inaladha tamu zaidi na ni rahisi kupika. Mchele ndio mimi hula jioni zaidi wakati wangu wakulala. Mchele ni kitu na ambacho kina dhamani sana kwenye mwili na ninakipenda zaidi na vile vile ni rahisi kuweza kukiandaa.

Naam nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa kwa wakati wangu wa mapumziko au mda wangu wa likizo. Napenda sana kuona kazi za wasani mbali mbali na sanaa za mikono Maonyesho haya hunipa mskumo na kunifungua macho kwa mitazamo tofauti ya maisha na ubunivu wa watu Pia huwa ninafursa nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni na historia kupitia sanaa za vitu kama hivyo au vitu mbalimbali kama nyimbo au vitu vingine talanta vile vile hunifunza mambo mingi sana.

Na, mimi hupenda kushiriki mashindano kama vile mashindano ya mpira wa miguu au kadanda au mashindano ya riadha au olimpiki. Mimi huwa ni mkimbiaji hodari, mkimbiaji mwenye kasi na mchezaji wa mpira wa miguu, mchezaji mwenye haiba ya juu na mchezaji mwenye viwango vizuri. Mimi hupenda mashindano na kuyashiriki kwa sababu hunisaidia vile vile kuweza kukuza talanta yangu, kuweza kuimarisha viwango vyangu vya kukimbia au viwango vyangu vya kucheza. Michezo hiyo hunisaidia zaidi kwa kuweza kujiimarisha ki michezo na vile vile kiafya kuwa na afya mzuri. Mimi hupenda kushiriki michezo sana au mashindano mbali mbali ili kuweza kujisaidia na kuongeza viwango vyangu vivike viwango na ambavyo nina vihitaji au vinavyostahili.

Naam mimi hupenda chakula na ambacho kina mafuta ya kati mafuta ya siwe mengi au ya siwe madogo Kwasababu mafuta mengi ya naeza ya kakuletea magonjwa aina nyingi mafuta mengi huwa na kolesterol au chakula kisicho na mafuta mengi vile vile si kizuri sana kwa afya ya binadamu Kwa hivyo mwanadamu hapaswa kula chakula na ambacho kina mafuta kiasi wala si mengi au si madogo Chakula hicho huwa na latha nzuri na kuwa chakula kitamu na chenye manufaa mengi na faida nyingi kwenye afya ya mwanadamu mimi hupenda kula chakula chenye mafuta ya kati ilikuweza kuimarisha afya yangu na kuweza kujitengeneza mwili na kuweza kutengeneza vile vile viungo vyangu vya mwili vikae kwenye njia ina yostahili.

Naamu katika mda wangu wabure napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kupumzika na kujijenga pia kimwili Mara nyingine mimi husoma vitabu au makala mtandaoni hili kuongeza maarifa yangu pia napenda kusikiliza mziki wa country music kuangalia filamu au vipindi vinavyo burudisha na kunipa mawazo mapya Wakati mwingine mimi hutumia mda huo kufanya mazoezi mepesi au kutemea ili kueka mwili na akili katika hali nzuri zaidi ya hayo yote napenda kutumia mda wangu wabure kupanga malengo ya binafsi na kujitafakari kuhusu jinsi ya kuboresha kila siku kazi yangu au kuboresha mwili wangu na afya yangu zote kwa pamoja.

Naam mimi hupenda kuweka picha zangu mtandaoni ili kweza kupata likes na kuweza kutazamwa na watu au vile vile naeza kuziaka pale ili zitakapopotea kwenye simu pale kwenye mtandao iwapo ni mtandao wa facebook pale haiwezi kapotea usipoifuta wewe mwenyewe Mimi hupenda sana sana kuweka picha zangu mtandao au programu ya facebook Kwa sababu ni mahali na ambapo mnaeza kupatana marafiki na ambao mliachana kwa muda mrefu na mnaeza kupatana pale Mnaonana mtu anavyo endelea na vile vile mnaeza juliana hali pale mtandao wa Facebook ndio mtandao na mbao mimi hupenda zaidi kueza kuposti au kueka picha zangu pale Kwa sababu pale ni pahali na mbapo ni pazuri na pana usalama wake kueza kuposti picha zako.

Naam, kwa siku mimi hutumia mtandao zaidi kwa sababu kazi ninayoifanya ni ya pale mtandaoni. Masaa yangu mengi mimi huwa mtandaoni kuweza kuifanya kazi yangu na kuimalisa kwa wakati. Hili niweze kupata mda wa mapumziko au mda wa kuweza kutuliza akili yangu na kutuliza vile vile macho kwa sababu ya muanga wa computer ACJ kani haribu macho. Mda wangu mwingi mimi hutumia pale mtandaoni kwa kazi nambazo na zozifanya au kwa kusaachi vitu nambavyo ni navitaka kama vile naeza nikasaachi nyimbo nambazo nataku kuzitazama pale mtandaoni kama iwapo ni mtandao wa youtube kutazama video na nambazo au kutazama video za vichikesho pale mda wangu mimi mwingi hua natumia mtandao kila siku na kuweza kujiburudisha pale Kwa hivyo mda mwingi mimi huwa pale mtandaoni kwa siku naweza nikatumia mtandao kwa masa kumi ama hata zaidi.

Naam, ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza kuchambua jinsi kazi inavyofanyika kwa sasa na kubaini maneno yanayopoteza muda au rasilmali za kazi. Kisha naweka vipaumbele na kupanga kazi kwa hatua zilizo makini na zilizo nzuri. Wazi ili kila mtu aelewe wajibu wake. Napenda kutumia zanara hizi za kupanga muda na kufuatilia maendeleo ili kuhakikisha kazi inaendelea kwa mpangilio mzuri na kwa njia mzuri. Pia huskiliza maoni ya wenzangu kwa sababu mara nyingi wao huona changamoto au suluhisho mzuri ambazo hazionekani awali. Mwisho hufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuona kilicho, kilicho kizuri au kinachofanyika kazi vizuri na nini kinaweza kuboreshwa zaidi ili kuweza kuchangia vizuri.

Chakula cha jadi mimi ninachopenda sana ni ugali na sikuma wiki Kwa sababu ni rahizi kunisaidia au kinashibisha na kinaladha nzuri vile vile ni rahizi kuweza kukitengeneza Pia napenda nyama choma hasaa inapoliwa pamoja na kachumbari Kwa sababu inaladha ya kipekee na huleta watu pamoja Wakati mwingine furaha mimi hufurahia maharagwe au dengu kwa sababu ni vyakula vya asili vina yotoa nguvu na afya. Kwangu vyakula vya jadi vina umuhimu mkubwa kwa sababu vina nirudisha kwenye tamaduni na kumbukumbu nzuri za nyumbani au pale kijijini tulipokuwa tukiishi.

Naam, mimi hupendelea tisheti kwa sababu ni kitu ambacho ni rahisi na hupenyeza hewa safi Wakati wangu wa mazoezi mimi hukimbia na tisheti au wakati ninapo enda pale matembezini, mimi huvaa tisheti na kuweza kuvaa kaptura ambayo ni fupi ili ziweze kunipa hewa safi na kuweza kunipa mwili uwe mwepesi Mimi hupenda tisheti zaidi na hupendelea kuivaa haswaa wakati ninapoenda kufanya mazoezi au wakati wangu wa kutembea. Tisheti ndio kitu ambacho mimi hupendelea zaidi kukivaa kwa sababu kina mwonekano mzuri na vilevile kina manufaa mengi kama vile kukimbia Vilevile kupiga mbizi unaweza ukapiga na tisheti iwapo hutaki kuitoa.

Naam, njia ninayofuata kupumzika ni kutafta mazingira matulivu na yenye, bustani la maua, au masingira yenye hewa safi, na kujipa mda wa kujitenga kidogo na kushuguli nyingi za kila siku. Mara nyingine napenda kusikiliza msiki laini kama vile country music au misiki mingine mitulivu, au kusoma ili kutuliza mawazo. Pia mimi hufanya matembezi mafupi au masoezi mepezi ili kuachilia msongo wa mawazo na kuupa muili nafasi ya kupumua Wakati mwingine mimi utafakari au kupanga mambo yangu kwa utulivu Jambo linalonisaidia kurudisha umakini na nguvu mpia ya kuendelea na majukumu yangu ya siku hiyo au kazi zangu za siku hiyo.

Naam mfumo wa simu na ambayo mimi huipenda zaidi ni mfumo wa Infinix Infinix ni simu na ambayo mimi huipenda zaidi kwa sababu ya kamera yake ni safi zaidi na ihua inachukua video nambazo ni video za hali ya juu na video safi Infinix ndiyo simu na ambayo mimi huipenda zaidi na kuwa ina GB kubwa au memory card kubwa ya kuweza kudownload vitu na ambavyo unavitaka uweza kusihifadhi pale kwa kuweza kuzitumia baadaye iwapo unaharaka nyingi unaweza uka zidownload na kuziona badaye Infinix ndiyo simu na ambayo mimi huipenda zaidi na hupenda kuwa na ayo mara nyingi kwa sababu ya kamera yake safi na vitu vingine vya simu hiyo hua ni vitu vizuri na vitu vya dhamani.

Mimi napanga kazi zangu kwa kuanza kuorodhesha mambo yote ninayoya taka au ya nayotakiwa kufanyika kwa wakati kisha nayapanga kulingana na umuhimu na mda uliopo hua naweka malengo ya kila siku na ya kila wiki ili nijue ninacho taka kukamilisha kwa wakati Pia hugawanya kazi kubwa kuwa hatua dogo ili iwe rahisi kufuatilia na kuweza kusifanya au kutekeleza bila msongo wa kazi nyingi Mwisho mimi hupitia ratiba yangu mara kwa mara na kufanya marekebisho pale inapo hitajika ili kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanizi na kwa wakati unaustahili bila kupoteza mda muingi.

Laa, hapana, sifai miwani, hata hivyo ni kotayari kutumia miwani ya usalama au ya kazi, endapo itahitajika kulingana na mazingira ya kazi au mahitaji maluumu, kama vile unapofanya kazi ya kuweza kuchomelea chuma au welding pale utahitaji kuva miwani. Ila tu mimi sivai miwani kwa siku hizi zingine au ninapotembea kwa sababu macho yangu ni mazuri.

Na mimi hupenda kulima bustani ili kuweza kupata manufaa mengi kutokana na maua. Maua ni kitu na ambacho kinaweza kikakuletea fedha nyingi kama vile unapouza maua yako kwenye inchi yako au kuwauzia watu na ambao wanahitaji kupeleka maua kama zawadi. Vile vile maua unaweza kuyauza hata inchi za nje ili uweze kupata faida kubwa na kuweza kupata manufaa mengi. Inji kama vile Marekani, Uingereza, Uispania, Ufaranza, Ujerumani na inchi zingine kubwa kubwa vile vile Italia. Huwa zinanunua maua hayo kuweza kuyatumia kuwapa watu wao kama zawadi. Bustani ni kitu na ambacho kitakusaidia kwenye maisha na kukupa pesa nyingi.

Leo kumeshinda jua jingi, joto kali na upepo mwingi. Hali ya hewa leo haikuwa nzuri sana kwa sababu kulikuwa na upepo mwingi unaeza kuamsha vumbi na vumbi ile inaweza kakuathiri macho. Leo kumeshinda joto jingi vile vile na kufanya mtu kukuwa na uchovu mwingi, kuchoka haraka. Na kutokwa na jasho jingi kwa sababu ya jua kali. Hewa ya leo ilikuwa hewa mbovu sana kwa sababu mtu amechoka na mtu amepatwa na uchovu mwingi, jasho jingi na kuweza kupata udhaifu. Leo hewa ilikuwa hewa chafu, bali si hewa nzuri hata kidogo.

Naam kila siku natumia zana mbalimbali za dijiti ili kukurahisisha kazi na mawasiliano kuwa rahisi Mara nyingi natumia simu na barua pepe kuwasiliana na watu haraka ili kuweza kukuokoa mda Pia hutumia whatsapp au telegram kwa mawasiliano ya kikazi na binafsi Kwa kutuma nyarafa fupivupi Kwa kuponguza kazi au kupanga kazi vizuri na tumia kalenda ya kidigitali na programu za kumbu kumbu ili kukumbuka ratiba na majukumu yangu vile vile mimi hutumia mtandao almarufu google kutafuta taarifa na kujifunza mambo mapya ili kueza kujiboresha na kueza kuboresha viwango vyangu vya kutumia vifaa vya digiti Zana hizi hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri kuokowa mda na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kueza kufanya kazi vizuri kabisa.

Naam tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kutokuwa waaminifu kwa sababu huvunja imani na huweza kufunja mwa watu wanaoelewana vile vile huleta matatizo yasiyo ya lazima Pia sipendi kukosa heshima kwa watu wengine Hasaa mtu anapodharau mawazo au hisia za wengine Tabia nyingi ni uvivu na kutoji kutojijali majukumu kwa sababu huadhirika ya pamoja na maendeleo. Kwa kuwa au kwa mawasiliano ya wazi, heshima na uwajibikaji ni mambo muhimu sana katika uhusiano wa watu wote ili kuishi vizuri na kuishi kwa kuheshimiana. Tabia mbaya ni kitu nambacho hakistahili kwenye jamii.

Naamu hali ya hewa ni nayoipenda ni ya wastani usiokua mbaya au isiokua na jotojingi isiokua na jotokali wala baridi sana Napenda siku zenye jua la kiasi na upepo mwanana Kwa sababu zinanifanya nijisikie vizuri na nirahisishe kufanya kazi au shuguli za nje Pia mimi hupenda mvua nyepesi mara kwa mara kwa sababu huleta utulivu na kufanya mazingira yawe safi na ya kijani vile vile huondoa vumbi nyingi inayoamka wakati wa upepo au wakati wa jua mvua nyepesi husaidia sana na hali hio ya hewa hufanya mtu kuwa mtu mtulivu na huweza kufanya mazingira yawe ya kijani na huweza kumeza nyasi vizuri yeze kufunika vumbi iyo.

Naam kumbukumbu nzuri ya utotoni mwangu ninayokumbuka ni wakati nilienda pamoja na familia yangu kwenye sherehe za sikuku kijijini Tulicheza michezo ya jadi, kula chakula cha kitamaduni na kusherehekea pamoja kwa furaha kubwa na amani nzuri. Nilifurahia hasa jinsi watu walivyokuwa na mshikamano na upendo mmoja na jinsi tulivyochanganyika kama familia na jamii. Kumbukumbu hiyo ilinifanya niwe na hisia za furaha na upendo usalama ambazo bado hunigusa hata leo. Mimi hupenda kumbukumbu ambazo ni nzuri, au vilevile mimi hupenda mahali ambapo pana amani. Mimi hupenda vitu vingi, na kuweza kuzikumbuka kwa muda ambao nitakaorudi mjini Ili kuweka kumbukumbu zile kuwa nzuri kwangu na kuweza kunisaidia kuweza kukumbuka mahali ambapo nimetoka.

Naam, sifa nzuri za kiongozi mzuri, huleta mafanikio na kuunda mazingira mazuri ya kazi au jamii vile vile kiongozi mzuri ni ule na ambaye anaeza kuwa hudumia wananchi vizuri na kuweza kuwapeleka kwa njia inayostahili kuweza kutengeneza nchi, kukuza uchumi wa nchi, kuisaidia nchi iyeze kufika viwango vya juu kuleta maendeleo, kuweza kumaliza furugu na vitu vingine na ambvyo ni vibaya katika nchi Kiongozi huyo ndiye kiongozi na ambaye, kiongozi mzuri na anaye stahili kuweza kuongoza kwa muda mrefu Kiongozi yule ana sifa zake nzuri kwa akieza kufanya wanainchi kazi nzuri hua anapata sifa nzuri na sifa na ambazo zinastahili Si sifa tu za kuweza kumusifu bali hakuna kazi anayo ifanya Kiongozi anapofanya kazi yake vizuri anastahili maua yake na kuweza kupewa sifa na ambazo zinazo mstahili.

Naam mimi hupata habari kupitia radio au televisheni Mivereji mbali mbali kama vile citizen KTN au mivereji mingine kama vile aljasera au BBC Mivereji ile huleta habari nambazo ni zakina na habari nzuri za kimataifa vile vile naeza nikaenda kutafta na kuweza kupitia habari hizo kwenye mitandao ya kijamii Hila mitendao ya kijami huwa inaleta tarifa zake zikiwa zimechelewa kwa hivo mimi uweza kutazama pale kwenye Aljazera au Citizen pale ndipo utakapupata ni habari na ambazo ni za punde au hivi sasa Mimi upenda kufuatilia habari zile kwenye mifereji ya TV zaidi.

Naam, napenda sana mziki wa jadi mziki wa jadi unahisia na utamaduni wa kipekee ambao unanirudisha kwenye mizizi yangu na hunitoa ujumbe wa maisha au historia vile vile miziki ya jadi hufunza zaidi huwa na mafunzo na mila za watu Pia hufurahia na kuleta mshikamano wakati wa sherehe au mikutano mbalimbali ya familia na marafiki.

Namu kwenye maisha yangu napenda sana kuchora na kupaka rangi ni njia nzuri ya kujieleza kupumzika na vile vile kuhama kuhamasisha ubinafusi wangu kupaka rangi hutoa furaha na uwezo wa kubadilisha picha au mazingira Kuwaya kipekee na yanayovutia au ya kuvutia zaidi Mimi hupenda kazi hizo ilikuweza kuimarisha haswa ninapopaka rangi iwapo ni rangi ya samawati huwa ni rangi nambayo naipenda zaidi au ninapochora mchoro wangu huwa mimi hurembesha kwa rangi ainanyingi ilikuweza kuupa muonekano mzuri na kueza kufanya mchoro uweze kupendeza zaidi.

Naamu ninaishi mahali nilipozaliwa kwa sababu napenda mazingira na watu wa eneo hilo huwa ni watu na ambao ni watu wangwana na watu maarufu na watu wenye upendo na moyo wakusaidia mahali pale au mahali pakuzaliwa huwa na kumbukumbu nzuri na hisia za kipeke ambazo huwezi kupata mahali pengine popote unapotembea kote nchini ya duniani Pia ni rahisi kuungana na familia na marafiki sababu wote tukokaribu na kuweza kusaidiana kwa pamoja kuweza kupeana mwelekezo na kuweza kupeana mambo na ambayo niya kusaidia mtu kwenye maisha yake Mimi napenda kuishi mahali nilipozaliwa kwa sababu pale ndiyo unapojuana na watu wengi na kuweza kusaidiana na watu wa jamii lako au familia yako.

Naam mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini yananisaidia sana afya yangu kuweza kuimarisha vile vile mwili wangu Kila asubuhi huanza na kunyosha mwili kwa dakika kama tano ama kumi au zaidi ilikuamusha misuli Baada ya hapo nafanya mazoezi ya mwili mzima kama kukupiga push-ups au kuweza kuwa na kitu kingine na ambacho naweza kuinua kama vile viuma au wakati mwingine mimi hutoka nje kuweza kukimbia kama nina mda napenda kutembea kwa haraka au kukimbia taratibu kwa dakika ishirini au thelathini au kilomita moja hasaa jioni Hii hunisaidia kuboresha pumzi nguvu za moyo na vile vile afya na pia kupunguza msongo wa mawazo siku ambazo siwezi kutoka nje nafanya mazoezi ya ndani kwa kuruka kamba au mazoezi ya video nyumbani Kabla ya kumaliza, mimi hufanya kunyoosha tena ili kupunguza maumivu, misuli ieze kuwa vizuri na vile vile niweze kujiweka kwenye hali nzuri. Mazoezi haya hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye umakini kazini na mwenye afya ya bora kwa ujumla.

Naam kutoka dirishani mwangu naona mandhari tulivu na ya kuvutia saidi haswa wakati wa asubuhi asubuhi mwanga wa jua huingia taratibu na kuangaza mazingira hukifanya kila kitu kionekane kipya na chenye dhamani au uhai nje kuna miti na mimea ya kijani majani ya kitikizwa na upepo mwanana, upepo mtulivu na mwanga wa jua unaumulika vizuri au wakati mwingine naona ndege wakiruka au kukaa juu ya Matawi wakipiga kelele ndogo za kufurahisha na kuweza kutuliza mtu Vilevile mchana mandhari hubadilika kidogo watu hupita barabarani magari na vitu vingine kama vile ngombe au wanyama wengine Watoto wakicheza mbali na shughuli za kila siku uhai katika eneo nzima jioni anga hubadilika rangi machungwa waridi au rangi ya samawati hali inayofanya mandhari ya kupendeza sana.

Mafanikio ya timu mimi husherehekea na wenzangu wakati tu au muda tunapoweza kufanya vizuri na kuweza kutuzwa au wakati tumeweza kushinda kitu na ambacho ni kizuri. Iwapo ni timu ya mpira wakati tumeweza kushinda tuzo au kikombe na ambacho ni muhimu kwetu, sisi huweza kusherehekea kwa mbwe mbwe na vifijo na nderemo. Timu hile mimi huweza kuielekeza vizuri na kuweza kuipa umakinifu wa kuweza kushinda vitu vingi na ambavyo ni vitu vya dhamani Mimi hupenda kusherehekea na wenzangu ili tuweze kupata raha sote kwa pamoja kwa sababu tumeweza kushirikiana na kuweza kupata sherehe ile sisi sote kwa pamoja.

Naam, lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma na katika kazi ni nayoifanya. Nataka kuongeza ujuzi wangu kila mwaka, kujifunza mambo mapya na kutumia maarifa hayo kuboresha matokeo ya kazi na kusaidia timu yangu kufanikiwa sote kwa pamoja. Pia ni na lengola kuchukua majukumu makubwa zaidi ya uongozi kadri muda unavyokuenda ili niweze kusaidia wengine kwa kuwapa mawaitha na ushauri kushirikiana au kushiriki maarifa yangu na kuchangia maamuzi muhimu muhimu ya yanayoleta maendeleo katika nchi au kwenye jamii yetu.

Naam ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuishi maisha yenye maana na maisha ya kupendeza Natamani kufikia malengo yangu ya kazi kuwa huru kifedha na kufanya kazi ninayoipenda huku nikiwa na amani ya moyo na vile vile nikiwa na amani ya fikra Pia nina ndoto ya kuendelea kujifunza na kukua kila siku Hili niwe mtu bora zaidi kuliko jana na niwe mtu wa kufaa kwenye jamii Zaidi ya hayo ningependa kuweza kuwapa msaada kwa familia yangu na jamii yangu na kuwacha alama chanya kupitia matendo yangu matendo na ambayo ni ya kufurahisha na matendo ya kuweza kusaidia watu wasiyojiweza ndoto yangu si tu kupata mafanikio binafsi bali ni pia kuweza kusaidia wengine au kuona watu wanaozigusa wakifurahia na vile vile tufurahia zote pamoja.

Naam, uwezo ni ngependa kuwa nao ni uwezo wakujifunza kwa haraka na kuzoea mabadiliko kwa urahisi uwezo huu unge nisaidia kuboresha ujuzi wangu kazini na kuimarisha viungo vyangu vya kazi kukubaliana na changamoto au kukabiliana na mambo yote nabayo ni magumu au mambo mapia bila hofu wau bila wasiwasi na kuwa na ufanisi zaidi katika kazi ninayo ifanya au kazi ninazo zifanya Pia ningependa kuwa na uwezo mzuri wa mawasiliano kwenye timu yangu ya kufanya kazi au kwa wenzangu tunawo saidiana kufanya kazi ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi kusikiliza wengine kwa makini na kuweza kuwapa mda wao kwa kuweza kujieleza na kujijenga au mahusiano, mazuri, kazini na katika maisha ya kila siku mambo hayo huwa ni muhimu na ndio ningeweza penda kueza kujifunza.

Naamu mimi hushukulikia mda wangu kazini kwa kuweza kujipanga na kuweza kupanga kazi zangu vizuri kuweza kuzigawanya ili ziwe kazi nambazo sitakuwa kazi ndogo ndogo Ili mda nitakapo kua nitakapo sianza kazi zile nyeze Kusifanya vizuri na kusifanya kwa umakinifu ili zizije badai kuwa ni msongomano wa siku iyo Mimi hupanga kazi zangu au kupanga mda wangu kazini kwa kuweza kupanga kazi ziwe ndogo na kusifanya kwa wakati unaostahili Wakati mwingine mimi huwanza na zile kazi na bazo ni rahisi Nabakisha zile ngumu ili niweze kumalizana na hizi rahisi kwanza Nitakapotu malisa hivi mimi huchukua zile kazi ngumu na kuweza kusifanya kwa umakinifu na ustarabu wa hali ya juu.

Naam mimi husherehekea mwaka mpya kwa kuweza kuenda pale vijijini au kusafiri vijijini kuweza kujumuika na familia yangu au jamii yangu pale ndipo tunapokutana na marafiki zangu jirani vile vile tunaweza kusherehekea mwaka mpya kwa pamoja ili kuweza kukaribisha mwaka yule na kuweza kupeana mawaidha na kutiana moyo kwa kuweza kuanza kumbana na changamoto za mwaka ule au kuweza kuanzisha miradi mpya ya mwaka mpya Mimi hupenda zaidi kuwa pale vijijini ili tuweze kushauriana na watu ambao wana uzoefu wakufanya kazi na watu ambao wana uzoefu kwenye kazi zile ili tuweze kusherehekea kwa pamoja na kupeana mawaidha na ambayo yanasaidia mtu kwa kufanya kazi na vile vile yatasaidia mtu kwenye maisha yake ya baadae au maisha ambayo anayopitia anaeza akayabadilisha kupitia mawaidha yale Unapokuwa pale kuruka mwaka ndipo mahali na ambapo ni pazuri pa kusherehekea mwaka mpya na mnaeza kusaidiana kimawazo na kukuzana kimaisha.

Naam mimi hupenda kuendesha baiskeli kwa sababu baiskeli ni kitu na mbacho husaidia mtu kwa kuweza kufanya masoezi, kuweza kuwa mzoefu wa kuweza kuchochea baiskeli hile vile vile inaeza ikakuongesea kuwa na kukimbia vizuri kwa sababu inafungua mizuli na kufungua miguu Kuwendesha baisikeli huwa ni kitu nambacho napenda zaidi kwa sababu vile vile ni masoezi ambayo ni masoezi mazuri ya mwili na huwezi ukachoka kwa haraka ukiendesha baisikeli unajitafutia uzoefu na kuweza kuwa na balance ya kuweza kusimama pale juu kwenye baisikeli Kwa sababu baisikeli ni kitu ambacho hakigurumi wewe ndiyo unaedhibiti na niwewe vile vile ndiyo utakaye chochea kwa haraka ili baisikeli ile iweze kukimbia baisikeli ni kitu mbacho mimi hupenda kuendesha zaidi kwa mda wangu wa mapumziko au likizo ndefu na haswa likizo ya krismasi.

Naam, kila kitu ambacho mimi hufanya wakati umeme umekatika, mimi huweza kuwajulisha watu ambao hushugulikia ambao ni watu wa Kenya pawa au watu wa umeme. Mimi huweza kuwajulisha tu wakati ambapo umeme umeweza kukatika Kwa sababu umeme ni kitu ambacho hutusaidia kwa kuweza kutupa mwanga na kuweza Hua ni kitu ambacho husaidia zaidi pale nyumbani kama vile kuweza kutazama televisheni, hauwezi ukatazama televisheni au tv bila kutumia umeme. Umeme unapokatika tu, hapo ndipo ni mimi huweza kuwajulisha ili waweze kushugulikia, iweze kurudi vile vile, umeme ni kitu ambacho husaidia haswa kwenye streets kwa kuweza kueka mwangaza ili mtu aeze kuwa na aeze kujiona vizuri na pia vile vile huwa ni ulinzi. Umeme husaidia kwenye ulinzi kwa zababu umeme unapokatika huwa madhara mengi hufanyika kwenye giza.

Nao mimi huhifadhi pesa zangu kwenye Mpesa au kwenye akaunti yangu ya bank Mimi hupenda kuhifadhi pesa zana sana kwenye Mpesa kwa sababu ni rahisi na ndiyo kitu na ambacho mimi hutumia saidi Hata napokuwa kwenye vijiji au kwenye matembezi yangu Mpesa ndiyo kitu na ambacho huwa karibu kwa sababu ni app na ambayo iko ndani ya simu au programu nambayo yuko ndani ya simu Mpesa ndiyo rahisi kwa kuweza kuhifadhi pesa sako pale na unaeka pin na ambayo ni maalumu na ambayo haijulikani na mtu yeyote kwa sababu ile ni siri yako Mpesa ndiyo rahisi kuliko kuzieka kwenye bank kwa sababu kwenye bank unaeza unaeza ukapata Wakati mwingine hauna mobile banking sasa inabidi uweze kuenda kwenye bank kuweza kuzitoa pesa sile bali unapozihifadhi kwenye mpesa huwa ni raisi zaidi kuweza kuzitoa au kuweza kutumia mtu anayehitaji au mtu anayetaka usaidizi kwa haraka.

Naamu mimi hupenda kupiga picha nina mazoea ya kupiga picha mahali ambapo panamanthari nzuri kama vile mahali nambapo panamiti ambayo ni ya kuvutia mauwa ya kijani au mahali nambapo ni pasafi Mimi hupenda kupiga picha ili kweza kuziposti kwenye mitandao yangu ya kijami kama vile facebook whatsapp twitter na instagram Mimi hupenda sana sana kupiga picha ili kuweza kuweka kumbu kumbu za mahali na ambapo nimeweza kupatembelea iwapo ni pwani ama ni mahali pengine tu pazuri mimi huweza kupiga picha ili nieze kuweka kumbu kumbu hiyo ya kukumbuka mahali nambako nimeweza kutembelea na vile vile ni kitu nambacho huniparaha zaidi kwa kutazama picha zile huwa ni picha za kufutia zaidi.

Nam mimi hui kupenda kufuatilia mifereji katha ya tivi ili kuweza kupata matokeo na kuweza kupata habari nambazo ni habari chanya na habari sa hivipunde Hasua mimi kupenda zaidi kuweza kufuatilia ktn au citizen au habari nambazo huleta habari za hakimataifa na aljasera cnn na bbc Mimi kupenda kuzifuatilia zaidi kwa sababu ni mifereji nambayo inaleta mambo ya dunia Naeza ni kangalia dunia vile imeshinda vile vile hunisaidia saidi kwa kuleta habari nambazo ni habari sahivi punde habari nambazo ni za ukweli na ni habari nambazo ni sina zifanyika au zitaka zofanyika Hasa humu kwetu nchini Kenya Mfereji wa TV ambayo huleta habari za kimataifa ni Citizen na KTN News hizo ndizo hu tusaidia zaidi kuweza kujua mambo ya navyo endelea au dunia vile navyo endelea.

Naam wikendi zangu mara nyingi nazitumia kupumzika na kujipanga upia baada ya wiki ya kazi au wiki naambayo nimekuwa na shuguli nyingi asubuhi na mapema mimi huwamuka bila haraka kufanya usafi mdogo nyumbani kama vile kuosha vyombo kufuwa nguo Kisha na kuchukua muda wa chai haswa mimi hupenda kutumia chai ya masiwa Huku ni kisikiliza mziki wa country music za Nambazo mimi huzipenda zaidi mchana unapofika naweza kukutana na marafiki au familia kuzungumza na kushiriki chakula kwa pamoja Wakati mwingine natoka nje kutembea kufanya mazoezi mepesi au kushugulikia mambo binafsi nilio ya shindwa kufanya wakati wa wiki iliopita au wiki naambayo nilikuwa na shuguli nyingi.

Naam Mimi huenda maktaba mara katha kwa siku ili kuweza kupata fitabu nambavyo ni fitabu muhimu vya kueza kusoma Haswa fitabu vya mashairi, hadithi au fitabu vya historia ili kweza kujua historia ya kitambo ili viyokuwa na kuweza kujifunza mambo mingi kutokana na historia ya watu wakale au kweza kufanya utafiti wa vitu na ambavyo ilikuwa vitu vya kale upande mwingine vitabu vya hadithi mimi huvipenda zaidi ile kuweza kusoma hadithi na ambazo ni hadithi tamu na hadithi za kufurahisha hadithi na ambazo ni za kusisimua Wakati mwingine ninapochukua vitabu ninapata majina nambayo ni magumu na naeza nikatafta kamusi ili kuweza kutatua shida ile ya majina yale unaeza ukapata kamusi upate majina na ambayo yana maana tofauti na maana chanya ili uweze kufafanua hadithi ile kwa makini na kwa undani vile vile kwa urefu.

Naam, mimi hupenda mikutano ambayo ni mikutano ya dharura ya ambayo inaongelea mambo ya dhamani ili kuweza kusaidia au kueza kusaidia watu ambayo hawajiwezi, waeze kupata lishebora, watoto waeze kupata masomo bora na jiji letu liweze kukua kimaendeleo au tuweze kukuza nchi yetu ili ieze kuwa kwa viwango bora Mikutano ile mimi huipenda zaidi na kuweza kuhudhuria mapema, kuweza kujipanga kwa kitu na ambacho ntakapo sema nitakapo itwa pale jukuwani ili niwe na mpangilio wa maneno yangu na maneno yangu yawe ni maneno ambayo yakona mafunzo na maneno yangu yawe maneno mazuri, maneno ya kusaidia, maneno ya kujenga na maneno na ambayo yanaweza kabadilisha mtu na kumbadilisha maisha yake yawe maisha bora Mikutano ile mimi huipenda zaidi na ninapenda kuhudhuria zaidi ili tuweze kufunza na mambo mengi na kuinuwana kimaisha na vile vile kufungua mawazo ya watu wengine na ambao wameweza kufinyiliwa na maisha au wamesongwa na mawazo mengi.

Naam mimi hushughulikia makosa kazini kwa kuweza kuongea na watu wale waliokosea huu mtu yule Anapokosea mimi huweza kumwongelesha kwa utaratibu kuweza kumwonyesha njia inayostahili kwa kuweza kufuata Kwa kurekebisha makosa yale na kuweza kufanya kazi ile iwezekupendeza Mimi hushughulikia makosa hayo kwa haraka ili kazi isije ikadorora au kazi mda wa kazi usije ukaharibika Mimi hushughulikia makosa yale haraka iwezekanavyo ili tuweze kuokoa kazi zingine ziweze kufanyika vizuri na kwa mda badala makosa yale mimi huyatatua haraka haraka ili tuweze kuendelea na kazi zetu Tusije tukarundikanisha makazi na ambayo si ya maana yaweze kuharibu kazi za maana zaidi Kwa hivyo mimi hushughulika haraka haraka ili kuweza kuokoa muda wakufanya kazi kwa utulivu na kwa amani.

Naam natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza naitumia kwa dakika na au kuandikia na kuhariri nyaraka au kuweza kutuma arafa kufanya utafiti mtandaoni na kuwasiliana na wenzangu kupitia barua pepe au majukwaa ya kazi vile vile mimi hutumia kompyuta hunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi na kuweza kuimaliza kwa wakati unaostahili Pia natumia kwa kujiongezea ujuzi wa kutumia kompyuta kama kusoma makala kutazama mfumowe au mfumo ya mitandaoni na kujifunza programu au mbinu mpya zinazo husiana na kazi yangu vile vile wakati mwingine au wakati wa mapumziko ninaweza kuitumia kwa kuburudisha au kujiburudisha kwa kuweza kutazama video ndogo ndogo video za vichekesho.

Naam mimi hupenda kufaa nguwa nambazo ni nguwa safi nguwa maridadi na nguwa nambazo sinavutia Hasua upande wa suruwali mimi hupenda kufaa suruwali ya jeans kuzababu huwa inamuonekano mzuri na inamaterial nambayo ni mzuri Ukifaa suruwali ya jeans na uweze kupata tishiti au shati nambayo inamadoa doa ya mauwa nambayo ni mauwa maridadi huwa inamfutia vizuri na kuweza kukupa muonekano mzuri vile vile uweze kuongeza kwa kuji pulizia manukato nambayo ya nanukia vizuri Mimi hupendeze saidi na kuweza kufutia watu wengi nguozile nazipenda zaidi kuzifa Mimi hupenda suruwali nambawe ni ya jeans na shati nambawe ni shati za maua huwa zinapendeze saidi.

Naam, mimi hupenda juisi ya matunda na vilevile matunda ambayo ni maembe Kwa sababu maembe huwa yanatoa juisi ambayo ni tamu, juisi nzito, juisi inaladha nzuri na juisi ya kufutia haswa wakati wa jua kali au wakati kuna joto jingi, unapotumia juisi ya maembe huwa ni juisi tamu na inakutuliza vizuri kukupa uweze kutulia kupunguza msongo wa mawazo ukitumia juisi ya maembe hua ni ndiyo juisi ambayo ni nzuri zaidi ndiyo juisi ya matunda na ambayo mimi huipenda na kuienzi zaidi juizi ile hua inanisaidia saidi kwa kunipa afia nzuri na vile vile inaladha yake nzuri.

Naam wakati wa mapumziko ya mchana mimi kwanza nakula chakula na kujipumzisha akili baada ya kazi ya asubuhi Nachukua muda huo kula taratibu bila haraka ili nijipatie nguvu za kuendelea na kazi ya mchana vile vile baadaye baada ya kula napenda kutembea kidogo au kunyoosha mwili ili kuondoa uchovu na kuondoa fikra nyingi Wakati mwingine nasikiliza muziki wa country music nasoma ujumbe au kuzungumza na wenzangu kwa muda mfupi mapumziko haya hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi na kuweza kuendelesha kazi hile vizuri kuifanya kwa umakinifu na ufanisi na kuifanya kazi ile iwe kazi ya kupendeza.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kuimba au wakati nimeweza kuweka muziki haswa muziki ya country music. Mimi hupenda kuimba kwa kurudia au kuweza kupelekana na wimbo huo. Mimi hupenda nyimbo za country music zaidi kwa sababu ni nyimbo tulivu na nyimbo za kuvutia. Wakati wangu mwingi ninapoweka nyimbo zile mimi huimba kwa kuzirudia au tunaendanisha na mwimbaji au kuendanisha na wimbo huo. Kwa sababu hunipa raha na kuweza kuniondolea msongo wa mawazo na kuweza kujituliza vizuri, kuweza kuongeza ujuzi wangu wa kuimba vilevile mimi hupenda nyimbo hizo kwa sababu ni nyimbo nzuri, nyimbo za mafunzo ni nyimbo na ambazo zina kizungu na ambacho ni kizungu kizuri unaeza ukajua mambo mengine pale na ambao haukuwa unajua Kwa hivyo mimi hupenda kuimba na napenda zaidi kuimba nyimbo za country music kwa sababu ndizo nyimbo ambazo mimi hupenda kusikiliza muda wangu mwingi.

Naamu, napenda sanaa ya mziki na sanaa ya kuchora huwa ni vitu ambavyo mimi hupenda zaidi, haswa mziki hunigusa sana kihisia na kunipa muonekano mzuri wa kuweza kuimba au kunipa umaarufu na hisia za kuweza kuimba Napenda kusikiliza nyimbo zenye ujumbe mzuri na midundo inayotuliza au kunipa nguvu kulingana na hali yangu Mziki hunisaidia kupumzika kufikiria na wakati mwingine kupata msukumo mpya Pia napenda sanaa ya kuchora na uchoraji ni kitu nambacho mimi hufanya zaidi wakati wangu wa mapumziko Hasaa kazi zinazoonyesha maisha ya kila siku mazingira ya asili au hisia za binadamu aina hii ya sanaa hunifanya ni tafakari kwa kina na kuona dunia kwa mtazamo tufauti na kuona dunia ikiwa kitu nambacho ni kizuri.

Naam mji na ambao ningeweza kupenda kutembea duniani ni mji wa Manchester Manchester ni mji na ambao nigeweza sana sana nieze kutembelea Kwa sababu timu na ambayo na isapoti inatoka kwenye mji ule wa Manchester na mbao ni timu ya Manchester city timu ile ninaipenda zaidi na kupenda mji ule kuweza kutembelea hili nieze kujua timu ile kwa undani na mahali ilipotoka kwa sababu timu ile huwa na wachezaji na ambao ni wachezaji wazuri, wachezaji wenye skills na ambazo ni za hali ya juu, wachezaji wenye haiba ya juu Mimi napenda zaidi ningependa nitembee kwenye mji ule ili kuweza kujionea na kujua timu ile kwa undani na kujua ilivyoanza na waliyoianzisha Mji ule na ndio mji na ambao ningependa kuweza kuutembelea duniani kwa sababu na upenda na napenda timu ile.

Naam mimi hupenda kununuwa vitu vyangu au bidhaa kwenye spa market kwa sababu pale unaweza ukanunua vitu vitu vingi kwa beira hizi pale wanauza vitu vyao vizuri na kwa bei nafuhu kwa kuweza kuokoa faida au kuweza kuokoa mfuko wa mwananchi Mimi huweza kununua vitu zangu pale na kuweza kufungi wa vizuri na kuhudumi wa vizuri pale unaweza ukapata wakati mwingine wana offers na ambazo ni nzuri mahali ili kwa sababu offers huwezi ukapata kwa duka tu hizi zingine za kawaida Mimi hupenda kununua vitu viangu kwenye supermarket kuliko kuzinunua kwenye duka supermarket ndipo na ambapo mimi huenda kununua bidhasa angu.

Na mimi huenda mahali pa ibada mara mbili kuwa wiki Juma na jumapili Haswa kwa watu wengine huenda marakatha kama vile waislamu huenda kila siku kwa wiki au kila siku kuweza kusuali Kwa sisi nambao ni wa kristo sisi huenda marambili au wakati kuna vitu kama vile crusades au kesha ndiyo sisi huenda mahali paibada mbali sikuizi zingine za kawaida sisi huenda pale jumapili peke yake kuweza kuwabudu, kusomewa neno na kupewa mafunzo na ambao ni mafunzo mazuri Mafunzo ya biblia, unafunzo wa mambo na ambao ni ilikuwa mambo ya yesu au mambo ya zamani ile na ambavyo dunia ilivyokuwa na watu wale wakitambu hayo ndiyo mafunzo na ambao sisi huenda kupokea pale mahali pa ibada.

Naam mimi napenda kuhasiliana na watu kwa kutumia mitandao au kupitia simu Kwa sababu ndio rahisi iwapo ukombali na watu au familia Kuhasiliana kwenye simu ndio kitu nambacho ni rahisi saidi unaheza ukampigia mtu au rafiki kwa kupitia simu vile vile kwenye mitandao unaheza ukamtumia ujumbe mfupi na aweze kuhusoma na heze kukurudishia kama yupo salama atakuambia Kwa hivo mimi hupenda kuwasiliana na watu vizuri kwa kupitia simu au kupitia programu nambazo kama vile ni Whatsapp au Facebook, Telegram na Twitter ata vile vile Instagram Mitandawe hiyo husaidia mtu sana kuweza kuwasiliana na watu na huwa ni rahisi zaidi kuweza kuwasiliana na watu wa mbali.

Naam, ningependa kujifunza lugha ya kifaransa. Lugha hii inatumika katika nchi nyingi duniani na inaweza kunifungulia fursa zaidi za kazi. Elimu na mawasiliano na watu wa tamaduni tofauti. Pia ni lugha yenye mvuto na utajiri mkubwa wa kita kita maduni. Vile vile au mbali na kifaransa ningependa pia kuboresha kingereza changu Hasaa katika kuzungumza Kwa ufu ufasaha na matumizi ya kitaaluma kujifunza lugha mpya hunisaidia kupanua mawazo na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi na kuweza vile vile kujiongeza ujuzi wa kuweza kujua lugha nyingi zaidi.

Na uzoefu wangu wa kazi umenifundisha zaidi umuhimu wa kushirikiana na kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu au wafanyakazi wenzangu Nilipoanza kazi nilijifunza kuomba mfanikio sio ya mtu mmoja tu bali ni ya kutegemeana jinsi unavyoweza kuwasiliana na wenzako kuelewana na wenzako na kusaidiana na wenzako Hii imenisaidia kuwa mshiriki mzuri wa timu na pia huonyesha uvumilivu na kuelewa mitazamo tofauti ya wafanyikazi wenzangu Pia uzoevu wa kazi umenifundisha kudumisha nidhamu na kupanga mda vyema Kwani kazi yenyewe ratba nzuri huleta mwonekano mzuri na kueza kuchangia kueza kufanya kazi vizuri na kuimaliza vizuri.

Naam, kitu na ambacho mimi hufanya usiku kabla ya kulala ni kuweza kutasama filamu na ambazo ninazipenda, kuweza kutazama mipira au michezo ya kadanda, michezo ile huni hunitengenezea siku na kuweza kunipa furaha kabla ya kulala. Haswa kwenye vilamu mimi hupenda fiilamu na ambazo ni fiilamu za fiita kwa sababu vilamu sile unitengenezea siku na kuweza kunipa vichekesho na kuona wacheza filamu na ambao ni wapiganaji wazuri Wapiganaji na ambao wanakupa raha upande mwingine upande wa soccer mimi huweza kutazama timu na ambazo ni timu nzuri za kucheza mpira kama vile Barcelona Man City na timu zingine na ambazo zinaibukia kuwa timu bora saidi kama vile Asenali Ingawa viwango via asenali ni vizuri ila shida ni kushinda vikombe Mimi hufanya mambo hayo kuweza kutazama vitu hivyo ili kuweza kujifuraisha kabla ya kulala.

Naam mimi hupenda kuandika kwa mikono ili kuweza kuboresha hati yangu au mwandiko Mimi hupenda kutumia mikono kwa sababu ni mazoezi pia kompyuta pia ni mzuri kwa sababu huwa ni rahisi kuweza kuandika na kutuma kwa haraka kutumia mikono ni vile vile ni kufanya mazoezi ya mikono ili usije ukaganda mikono uweza kuwa na haraka ya vidole kuweza kuboresha hati yako vile vile ni kitu ambacho husaidia mtu kwa kuweza kumfungua mawazo usije Ukakaa pale ukapatwa na uchovu ujipate umelala kuandika kwa mikono husaidia sana na ninapenda kuandika kwa mikono zaidi ili niweze kuboresha mwandiko wangu na kutengeneza hati yangu iwe hati na ambayo inapendeza vizuri.

Naam kitu nambacho hunipa motisha kazini ni kufahamu kwamba kazi ninayoifanya inamaana na inadhiri vye mawatu. Ninapojua kwamba michango yangu inasaidia kufanikisha malengo yatimu au shirika. Ninahizi kuridhika na kuhamasisha au kuhamasisha kufanya kazi zaidi. Pia kuona maendeleo yangu binafsi na kupokea pongezi au tadhmini nzuri kutoka kwa wenzangu. Huwa au wakubwa kuna nifanya, nijisikie, kudhaminiwa na kuongeza juhudi kazini ili kuifanya kazi yangu iwe nzuri Wakati mwingine changamoto mpya na fursa za kujifunza pia huni unipa motisha ili kuweza kumakinika kwenye kazi yangu.

Naam ninajenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa njia ya kuwasiliana kwa heshima na kuwa wa uwazi Napenda kusikiliza maoni yao kwa makini na kuweza kufuata kuelewa mitazamo tofauti wanayotoa na kuonyesha kuwa ninawadhamini kwa uzuri kama watu wa washirika wa kazi Ninajitahidi kuwa mwenye msaada na mshirikiano Nikisaidia pale ninapoweza na kushirikiana katika kutatua changamoto za kazini kufanya shughuli za pamoja kama mikutano na kueza kushauriana kwa uzuri mazungumzo ya kawaida yaeze kufanyika vizuri na wakati mwingine kubadilisha mawazo kwa njia ya kirafiki kunanisaidia kuimarisha uhusiano wangu na wafanyi kazi wenzangu ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri na kwa moyo mmoja.

Naamu tathmini za kazi ni muhimu sana kuwa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma Zinatoa fursa ya kujifunza na kuboresha maeneo ambayo yanaweza kuwa zaifu na kupia kuimarisha mambo ninayofanya vyema Ninapopata maoni ya wazi na yenye kujenga huwa naweza kuelewa vizuri matarajio ya kazi na jinzi ya kuyafikia Pia tathmini zinanipa motisha zaidi ninapopata pongezi au kutambuliwa kwa juu hudi zangu Ingawa baadhi ya maoni yanaweza kuwa changamoto inajichukulia kama njia ya kujifunza baada ya kukata tamaa au wakati mwingine kuweza kujifunza kutokana na changamoto zile.

Naam, kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni google hii ni kwa sababu google imekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha maisha ya watu kupitia huduma na zanaa zake kama google search, email google maps na huduma nyingi nyingi zinazorahisisha mawasiliano, ufikivu au kufikia watu wa wengine kwa urahisi na kazi za kila siku Pia Google inaongoza katika uvumbuzi wa teknolojia kama akili bandia au kompyuta za wingi na maendeleo ya mfumo wa Android unaotumika kwenye simu nyingi duniani imekuwa kampuni inayoweka mkazo mkubwa kwenye ubora, usalama na ubunifu Hii ndiyo kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi Google ndiyo teknolojia nzuri zaidi duniani.

Laa, sijawai kusafiri kwa ndege ila ningependa au ningeweza kupata nafasi hile, ningeweza kupenda kusafiri kwa ndege ili kuweza kuburudika na kujionea mandhari ya dunia vizuri ndege ni kitu na ambacho ningeweza kupenda kusafiri nacho ila sijawai kusafiri nacho Ninaeza kufanya kazi yangu vizuri hili nieze kujipanga niweze kupata pesa mzuri ni jikimu kimaisha na maisha yangu yawe mazuri hili nieze kusafiri kwandege kuwelekea nji ya nje au nji za mbali kama vile nji za Europe ama Marekani hili nieze kuburudika na kuweza kupata raha ile ya kubebwa kwandege.

Naam, mara nyingi asubuhi nakula chakula rahisi na chenye lishe ili kuanza siku kwa nguvu. Mimi napenda kula ugali mdogo au chapati kwa kutumia chai Wakati mwingine nakula matunda ili kuboresha afya yangu pia mara nyingine napenda kula mayai kwa njia rahisi kama kukaanga au kuchemsha kwa sababu ni chanzo cha kuimarisha au kuweza kuumpa mtu protini muda mrefu, chakula cha asubuhi huwa rahisi chenye afia na kinacho kinachoninasa kuleta nguvu za kuendelea na shughuli za siku.

Naam, ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya heshima na vile vile kwa njia nzuri. Napenda kueleza mawazo yangu kwa lugha rahisi wazi ili ku kuepuka mkanganyiko wa maswali. Pia, na najisikiliza au nasikiliza kwa makini kile wanachosema ilikuelewa vizuri mitazamo yao na kushirikiana kwa ufanisi na umoja. Katika mawasiliano yangu ninatumia njia mbali mbali kama mazungumzo ya ana kwa ana, barua pepe, ujumbe mfupi na mikutano ya kikazi Pia ninajitahidi kuwa na mtazamo chanya na kuwa na subira hasa wakati wa tofauti za maoni.

Naamu mimi hutua zote sadaka hutua wakati ninapoenda jumapili kanisani mchango vile vile hutua kwa watu wanauhitaji mchango hasoa kwa wale nambao hawajibizi au kwa vilema Mimi huwasaidia kwa mchango nambayo ninaweza kutua kama vile kuwapa chakula kuwapa nguo na vile vile kuwaapa feather ili waeze kujiendelesha kimaisha watu wale ni watu nambao wanahitaji mchango zaidi ili waeze pia kukaa vizuri na kufutia na kuweza kufa nguo na ambazo ni nguwe nzuri watu wale tuzije tukawachilia tu bali hawana kazi za kufanya au hawana nguvu za kufanya kazi zile tunapaswa tuweze kuwapa mchango nambayo ni mchango mzuri vile vile mimi hutuwa zadaka wakati nambao ni jumapili na kuenda kanisani.

Naam kwanza ninaangalia malengo makubwa ya kampuni au timu Hili kuhakikisha malengo yangu ya mwezi yanaendana nayo vile vile nakubaliana na malengo yanayoweza kupimika kama kufanikisha kazi fulani kuwasiliana au kuwasilisha ripoti au kujifunza ujuzi mpya badala ya malengo ya jumla ya siyo kazi Wakati mwingine kugawanya malengo makubwa kwa sehemu ndogondogo, hii inasaidia kuhakikisha ni nafuatilia hatua kwa hatua na siwezi kushugulikia au kubeba mzigo mkubwa pekeangu. Wakati mwingine kuandika malengo kuna nisaidia kuyakumbuka na kuyazingatia zaidi. Vile vile hii hufanya au niondoe matatizo mapema na kufanikisha malengo kwa wakati unaostahili.

Naam, ninamjua mchezaji mmoja bora wa mpira wa kikapu duniani. Amekuwa Michael Jordan ambaye wengi walimfahamu kama mfungaji bora na mchezaji mwenye ushawishi mkubwa katika historia ya mchezo huo. Alicheza kwa team ya Chicago Bulls kushinda vikombe vya NBA mara sita kati ya miaka mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nane. Jordan alikuwa na uwezo wa ajabu wa kufunga na kujilinda na pia kuongoza timu kwa ari na mbinu bora ili kuweza kuiwezesha timu yake, kuweza kushinda vikombe vizuri na ambavyo ni vikombe vilieza kumsaidia, kuweza kuandikisha historia na ambayo, historia ile hakuna mtu aliyeivunja hadi wa sasa.

Naam, ninajitahidi kula vyakula vyenye virutubishi muhimu kama mboga za kienyeji matunda proteini na wanga mzuri ili kutoa nguvu na afya nzuri. Kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara hii hunisaidia kuimarisha misuli kuboresha moyo na kupunguza msongo wa mawazo. Kudumisha usafi binafsi kuwasafi kila siku ni muhimu kwa afya na kuzuia magonjwa ambayo ni magonjwa sugu. Vile vile kudumisha mtazamo chanya na kupunguza msongo wa mawazo. Kupitia kusoma kusikiliza miziki au kufanya shughuli za burudani ambazo hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo mabaya na kuweza kunituliza nikisikiliza mziki ya country music au miziki na ambayo ni ni tulivu.

Naam mimi hupenda kufanya kazi za nyumbani kama vile kulisha mifugo kuwalisha ng'ombe au kuwapeleka malishoni Haswa kama si ng'ombe wale wa maziwa wanaofungiwa nyumbani kuweza kuchuniwa majani kupewa chakula pale wanapo wanamolala kama ni hawa ng'ombe wengine wanyama mimi huweza kuwapeleka malishoni nashinda nao kule nikiwachunga wasije wakapotea Mimi hupenda kazi zile za nyumbani kwa sababu ni kazi na ambazo zinanipa umaarufu na kuweza kuniongeza nguvu na kunipa motisha ya kuweza kujiendeleza na kunipa nguvu ya kuweza kufanya kazi Hata nitakapo pata kazi nje nitaweza kujikimu na kuweza kufanya kazi zile bila shida yeyote.

Naam, mimi hupendelea chakula chanye ladha nzuri kwa sababu chakula hicho humpa mtu kueza kula vizuri na kumpa mtu kupata ile hamu ya kueza kula chakula kile zaidi. Chakula na ambacho kina ladha nzuri ni chakula hupendeza zaidi na kumpa mtu motisha iliaweze kula chakula kile ama aeze kujua kupika chakula cha aina ile. Chakula chanye ladha nzuri hupendwa na wengi na huwa kinavutia zaidi na kumpa mtu vile vile afya Kwa hivo mtu wanapopika ajaribu kuweza kupika chakula na mbacho kitaeza kuwa na ladha na ambayo ni ladha ya kuvutia.

Naam mimi napenda kusoma gazeti mara kwa mara au wakati napopata mda wa mapumziko kusoma gazeti kuna nisaidia kubaki na habari mpia za ndani na nje ya nchi au habari na ambazo ni nzuri vile vile kuwelewa muktadha wa matukio mbali mbali na kupata marifa kuhusu siyasa uchumi michezo na mambo mengine ya kijamii Pia gazeti hutuhunitunia moyo kufikiria kwa kina kuhusu mambo yanayotokea kati ya jamii na dunia kwa ujumla napenda kusoma sehemu mbalimbali za gazeti hili kuweza kuongeza ujuzi wangu na kujua mambo yanayoendelea.

Naam tunda langu la kupendezwa ni ndizi au maembe. Ndizi ni tamu rahisi kula na zina vitamini nyingi muhimu kama potassium ambayo husaidia mwili kufanya kazi vizuri Pia ndizi ni chakula kizuri kwa njaa kidogo na upatikana kwa urahisi. Pia napenda maapulo au na vile vile maembe hasaa kwa sababu ni matamu na utoa nishati pamoja na kuwa na maji mengi ambayo husaidia kunyonya kiu na vile vile husaidia kwa kuweza mwili kuwa na ubaridi au nyevunyevu kutokana na jus kali.

Naamu ninaapenda wanyama wengi hasa wale wakufuga nyumbani kama vile ngombe mbuzi au sungura Himi nimefuga ngombe wengi kwa sababu ngombe wanamanufa mengi ngombe watakupa maziwa Watakupa nyama hile vile hile ngozi yake hutumika kwa kushona vitu mbalimbali kama vile kofia Viatu vya safari boot na mishipi na mbayo ni mishipi mzuri na mishipi migumu ngombe huupea mtu faida nyingi kwa zababu atakupa maziwa na vitu vingine vile vile mbolea ya ngombe huwa ni fatalaiza nzuri yakuweza kutumia pale shambani Kwa kukuza mimea kama vile maindi, ngano, mtama, viasi na vitu vingine ngombe ndiyo kizuna ambacho kitaeza kukusaidia kwenye maisha haya ya sasa na kukupa vitu ambavyo ni vitu vizuri na kukupa faida.

Naam, mimi hupenda kucheza, haswa kama vile michezo ya kadanda au kukimbia Mimi hupenda kushiriki michezo hiyo kwa sababu ni kitu na ambacho hunisaidia na vile vile ni masoezi mazuri kweza kufungua mzuli au kuongeza nini yangu ya kucheza Mimi hupenda kucheza saidi kuliko kutazama kwa sababu ata ukiwa pale uwanjani ukicheza vile vile pale unatazama Mimi hupenda kucheza zaidi ili kuongeza viwango vyangu vya uchezaaji ama kama vile ni kukimbia nieze kuongeza viwango vyangu vya ukimbiaji na kuweza kufungua misuli na kujieka nikiwa na afia nzuri kucheza ndiyo kitu na ambacho mimi napenda zaidi.

Naam mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu na mpangilio mzuri ili niwe na tija na usawa kati ya kazi na mapumziko hivi na vile vile nieze kujisaidia kumaliza kazi zangu vizuri kuandaa orodha ya kazi muhimu naanza kwa kuandaa au kuandika majukumu muhimu na malengo ya wiki hiyo huhakikisha najua ni nini kinapaswa kufanyika au kufanikishwa siku ile Ninatenga kazi kubwa na kuzigawanya katika siku tofauti ili sisizidi nguvu na muda humo wangu wote kuweka muda wa mapumziko, ninahakikisha kuna muda wa mapumziko kati ya kazi ili kuzuia uchovu na kuongeza umakini kazini.

Naam, kile kitu na ambacho mimi hufanya ili kuweza kuwatia wenzangu moyo ni kuweza kuwapa mawaidha na kuweza kuwafunza na kuwapa mawazo na ambayo ni mazuri kuweza kujiendelesha kwenye maisha na kuweza kujitenga na vikundi na ambavyo ni vikundi vibaya, vikundi na ambavyo haviwezi vikawasaidia au vikundi nambavyo vitavita huza kuwapotosha na kuweza kuwaribia maisha yao mimi hupenda kuweza kuwaatia watu moyo waeze kufanya kazi vizuri na vile vile iwapo wanauwezo waeze kuwanzisha miradi na ambayo ni miradi midogo waeze kujishikilia pahali na kuimarisha miradi ile siku moja itaeza kuibuka na kuwa miradi mikubwa na yaeze kuwasaidia kwenye maisha yao ya usoni.

Naam pwani ni mahali pazuri pa kupumzika kufurahia upepo safi wa bahari na kufurahia mandhari ya kuvutia ya mchanga na mawimbi kupitia au kupitia kwenda pwani Ninaweza kupumzika ki kiakili na kimwili kupumua hewa safi Kuoga kwenye maji ya chumvi na pia kufanya shughuli za burudani kama kuogelea kutembea kando ya bahari au kucheza michezo ya maji pwani pia ni sehemu nzuri ya kuu kuungana na familia au marafiki kufurahia chakula cha baharini kwa jumla pwani ni mahali pazuri pa kuweza kutulia na kuweza kutuliza akili zako uweze kuwa fresh na uweze kupata mawazo mapya na uweze kupata nguvu vizuri.

Naam, mchezo ninaupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za mwendo mrefu kama vile mbio za mita elfu tano na mita elfu kumi. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyo vumilia kupanga mbinu za mbio zao na kuonyesha ustahimilifu mkubwa pamoja na nguvu za mwili na akili. Pia napenda sana mchezo wa mbio za kuongelea Kwa sababu ni mchezo unaochanganya, nguvu, kasi na mbinu za kipeke Mchezo huu huonyesha ustadi mkubwa na mara nyingi matukio ya kushangaza hutokea. Kwa kawaida, mimi napenda mbio za olimpiki zaidi.

Naam ninatumia simu yangu zaidi kwa kuwasiliana na marafiki na familia kupitia ujumbe na simu Pia ninapenda kutumia simu kusoma habari kufuatulia mitandao ya kijamii na kusikiliza muziki au broadcast Wakati mwingine natumia simu kwa ajili ya kazi kama kusoma barua pepe kufanya kazi za mitandao na kufuata taarifa mbalimbali za kijamii na vile vile kuweza kujua dunia vile inavyoendelea na kusearch pale kwenye google kuona matukio ya dunia vile yanavyoendelea.

Naam mimi hutumia gari kuweza kutembea kuelekea kazini kama njia ya usafiri kila siku Kwa sababu hio ndio rahisi na unaeza kufika kazini kwa haraka bila kuchoka Wakati mwingine ukieza kutumia njia ya usafiri kwa kutumia miguu utakapofika pale kazini utakuwa na uchovu mwingi au unaeza ukapata kuna vumbi nyingi utakuwa umechafuka viatu vitakuwa vimeshika vumbi na hautakuwa mtu msafi tena Kwa hivyo njia ninayoitumia zaidi ya usafiri ni kuweza kutumia gari au matatu kuweza kufika pale kazini kwa muda unaostahili na kuweza kufika mapema.

Naam, wakati mwingi mimi napenda kusoma kwasababu kusoma ni kitu ambacho kitaeza kunipa umaarufu mwingi na kuweza kunipa elimu ya hali ya juu Hasaa vitabu vya historia mimi hupenda kuzisoma zaidi ili nieze kujua dunia ilivyokuwa hapo awali na kuweza kupitia vitu na ambavyo ni vitu muhimu zaidi vile vile vitabu ya hadithi unaeza ukapata hadithi nzuri na ambayo ni hadithi ya mafunzo hadithi ya kufurahisha au hadithi ya vichekesho vilevile hiyo husaidia zaidi kueza kumpa mtu mwonekano mzuri na kueza kuelimisha mtu na kumpa nafasi nzuri ya kueza kujifungua mawazo na kupanua mawazo vizuri hadithi hizo husaidia mtu kwenye maisha yake sana.

Naamu, mimi hupenda kuogelea zaidi ilikuweza kuimarisha viwango viangu vya kuogelea kuogelea ni kitu na ambacho ni kizuri kwa zababu mtu uogelea kwa nguvu kwa kazi na ni kitu chakipekea na ambacho mtu hupata pale kuweza kuongeza ujuzi wa kuweza kuogelea Unapoenda pale kwa mashindano watuengi hujua kuongelea na iwapo tu utateleza tukidogo utashindu iwapo hautatia bidii na kuongeza nguvu kwenye uongeleaji wako hautaeza kuwa mshindi kuogelea ni kitu nambacho mimi napenda zaidi ili nieze kuongeza ujuzi wangu na kuongeza kazi ya kuogelea.

Naam siku yangu ya kuzaliwa napenda kusherehekea kwa njia ya kawaida lakini yenye furaha nyingi Kwanza napenda kuwa na wakati wa familia na marafiki kwa karibu Tukila chakula pamoja hasaa keki nzuri ya birthday au siku yangu ya kuzaliwa mara nyingine tunapanga sherehe ndogo nyumbani au mahali pa kupumzika ambapo tunacheza michezo na kuimba nyimbo za kusherehekea Pia napenda kupokea salamu na zawadi ndogo kutoka kwa wapendwa wangu.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwa kufanya mambo ambayo ya natufanya tuwe pamoja na kufurahia pamoja Kwa mfano tunapenda kula chakula pamoja hasaa wakati wa chakula cha jio au chakula cha mchana Pia tunapenda kuangalia filamu au michezo ya televisheni pamoja nyumbani mara nyingine tunapanga kwenda matembezi au kutembelea sehemu za kupumzika ili kupumzika na kuzungumza kwa kina nyumbani pamoja au kushirikiana katika ibada ili kueza kujuliana hali na kueza kupeana mawaitha nambayo ni ya kusaidia.

Naam, mimi hupenda chakula kitamu kwa sababu kinaladha nzuri na hupendeza mtu anapokila chakula kitamu ni kitu ambacho mimi hupenda zaidi haswa wakati wangu wa mapumziko au kukila kama chakula chajio Mimi hupenda zaidi kula vyakula vitamu kwa sababu hunipa raha na hunipa nguvu ya kueza kuvila na vile vile hunipa kitu ambacho ninahitaji na kunipa tamaa ya kuweza kutaka kula chakula kile zaidi chakula kitamu ndio chakula nambacho mimi hupenda zaidi kutumia.

Na, ninajitahidi kugawanya takazangu kwa njia mbadala, ninatenga takaza plastiki karatazi na vyakula ili ziweze kusindika au kutupwa kwa njia bora Hii ni muhimu kwa sababu inasaidia kupunguza uchafu wa mazingira na kufanya iwe rahisi kurejelewa Pia mara nyingine ninatumia tena baadhi ya vitu kama mifuko ya plastiki ili kupunguza taka Mimi hufanya hivyo ili kueza kueka mazingira ya kiwa safi na kueza kupunguza matumizi mabaya ya kueza kutupa takazile zieze kutapakaa kwenye mazingira yetu Kwa hivyo mimi huyaokota mataka yale na kueza kuyakusanya mahali pamoja ili yaweze kutupwa kwanjia inayostahili.

Laa siyasa ni kitu ambacho sipendi kabisa kwenye maisha yangu siyasa ni kitu nambacho kinaweza kikaleta furugu na kuweza kuzosea misoso nambayo si mizuri siyasa mimi sipendelei kabisa hata ni napopatana na kundi la watu nambayo wanaongelelea siasa Mimi hujitenga nao na kuenda mbali kabisa nao kwa sababu sipendelei siasa kabisa siasa ni kitu nambacho huu zosea vurugu na kuweza kuleta watu kupigana na kuumiza na buri siasa mimi kwa maisha yangu sijawai kuipenda kabisa na sioni kama nitawahipenda mambo na siasa.

Naam mda mwingi mimi hufanya kazi za kujitolea kama vile kuweza kujitolea kuwasaidia watu au pale kwenye kampuni mimi hujitolea kazi za ziada ili kuweza kuzimaliza haraka tusije wakati siku inayofuata tusije kuwa na kazi nyingi mda mwingi mimi hufanya kazi hizo za kujitolea kwa kujitakia mimi mwenyewe ili vile vile kuweza kuimarisha viwango vyangu vya kazi mda mwingi wangu mimi ninapoona kazi na ambazo zimebaki ni za ziada mimi hujitolea kuweza kuzifanya ili kuzimaliza tusiwe na kazi nyingi muda mwingi wangu mimi hupenda kujitolea kufanya kazi zile ili tuweze kuwa na muda wa mapumziko na ili kampuni isije ikarundikana makazi nyingi.

Naam wakati ambao ninapenda kuenda madukani ni wakati wajioni baada ya kufanya kazi ili kuenda kujumuika na marafiki au kuenda kutazama filamu na ambazo ni nzuri muda wajioni ndiyo muda mzuri wakuenda kutembea madukani kuweza kujiangalilia maduka ya maweza kushindaje au ni mambuma gani mapya ya maweza kufanyika siku hiyo huwezi tu ukatembea madukani muda wowote ama mchana Kwa sababu mchana ndiyo wakati mzuri wa kuweza kutekeleza majukumu na kazi za nyumbani ama kama umeajiriwa kazini pale kwenye kampuni ama kwenye ofisi yako muda wamchana ndiyo muda mzuri wa kuweza kutekeleza kazi zile Kwa hiviyo kuenda madukani ni masaa za jioni ndiyo mi hupenda kuenda kutembea pale madukani.

Naam kazi ninayoidhamini zaidi ni hile ambayo inaleta manufaa kwa watu wengi jamii familia kwa ujumla pia Napenda kazi za walimu, wauguzi na watu wanaofanya kazi za kujitolea kusaidia wengine kwa huruma na moyo wa upendo kazi hizi zinahitaji moyo wa kujituma na zinathiri maisha ya watu kwa njia mzuri Pia napenda kazi ambazo zinahimiza hubunifu na kuleta maendeleo katika jamii vile vile utafiti na teknolojia mbali mbali.

Naam, nyama na ambayo naipenda zaidi ni ya mbuzi Kwa sababu mbuzi huwa na nyama laini, nyama tamu, mbuzi hula majani ya miti ya aina nyingi na kuweza kutengeneza nyama yake kuwa nyama tamu mbuzi ndiye mnyama aliye na nyama tamu zaidi kwa wanyama wengine wanaofugwa wa nyumbani Nyama ile huwa ni tamu na ukipata supu ya nyama ile huwa husaidia hata kwenye mifupa na kwenye afya ya binadamu Nyama ya mbuzi huwa tamu zaidi na nyama nyororo Busi ananyama nzuri na nyama ya kupendeza Unapochoma aukula nyama ya kukaanga kwenye mafta Huwa ni nyama nzuri zaidi na husaidia kwenye mwili na kuongeza proteini aina nyingi kwenye mwili na kukusaidia kupata afya nzuri.

Naam mimi hufanya vitu vingi kama vile kutazama filamu na ambavyo ni filamu vya kuchekesha, kutazama mpira au kuweza kufanya mambo na ambayo ni mambo yatakayonisaidia kama vile kueza kujiimarisha kutumia kompyuta au vifaa vya teknolojia, ila la muhimu zaidi mimi hupenda kutazama filamu ili kuweza kupata vichekesho na kuweza kujipumzisha vizuri, kupumzisha akili yangu na kuweza kutazama vitu na ambavyo ni vizuri Mimi hupenda zaidi kuweza kutazama filamu kabla ya kulala ili mawazo yangu yaeze kutulia na kuweza kuondoa msongo wa mawazo Filamu ndiyo kitu na ambacho mimi hupenda kufanya kabla ya kulala.

Naam Mimi hulala kwa masaa sita ya kawaida ili kweza kuamka mapema kufanya mambo yangu pale nyumbani kufanya kazi za nyumbani ili nieze kusimaliza kwa mda nieze kujipanga kufanya mazoezi mepesi ili kuweza kutoa uchovu au kupoteza usingizi na kuweza kuimarisha afya yangu na kuweza kufungua misuli yangu wakati inaostahili najipanga vizuri ili kuweza kuwahi kazini Nifikie kazi ni mapema na kuweza kuyianza kazi yangu vizuri Niifanye kwa umakinifu, niifanya bila uchofu mwingi na nieze kufanya kazi na kuimaliza kwa wakati unaustahili.

Naam, mimi napenda kufanya mambo kadhaa kusaidia kupunguza mzigo na kujitunza vile vile kuchukua pumziko fupi na kupumzika kwa kina kama kupumua kwa kina au kutafakari kidogo kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kufanya yoga kusaidia kuondoa stress mwilini kuongea na rafiki au mtu wa kuaminika ili kushirikiana hisia au kushiriki hisia na kupata ushauri kuweza kusaidiana kwa mambo na ambayo yataweza kukusaidia ilikuweza kujipumzisha kwa haraka uweze kutatua kazi zile kwa njia inayostahili.

Naam programu mbalimbali kulingana na shuguli zangu kila siku Programu ninazotumia ni WhatsApp au Telegram kwa mawasiliano na marafiki familia au kazini YouTube kwa kujifunza mambo mapia na kupumzika kwa kusikiliza mziki na video Google Maps kwa kusaidia kupata njia na kuelekea kuelewa maneno ni vile vile mimi hutumia Google Calendar kusaidia kupanga ratiba na kupunguza mshuguli nyingi apps za benki kama Mpesa kwa shuguli za kifetha haraka na rahizi kweza kutuma Yuwapo ni mtu anaweza kuhitaji uweza kumtumia pesa mimi hutumia Mpesa saidi ku kweza kumtumia na kweza kumsaidia kwa haraka.

Naam, mimi sipendi kutazama bezi boli. Kwa hivyo siezi nikaelezea umuhimu wa bezi boli. Bezi boli ni mpira na ambao au ni mchezo na ambao mimi siupendi kuutazama. Kwa hivyo sielewi ni kipi kizuri au ni kipi kibaya kuhusu mpira wa bezi boli. Ungeniuleza kuhusu vitu vingine ningeweza kusimulia kwa undani, kwa upana na kwa urefu ila beziboli siielewi kabisa. Kwa hivyo bezi boli ni kitu na ambacho siezi nikaeza kuelezea ni mpira wa aina gani.

Naam, ningependa kuona maendeleo makubwa katika maeneo haya katika jamii elimu bora na sawa kwa wote kwa wanafunzi wote. Kila mtoto aweze kupata elimu yenye ubora bila kujali hali ya maisha afia bora huduma za afia zinazopatikana kwa urahisi Kila mtu aweze kuwa na afia nzuri uwezo wakupata huduma za afia bila kikuazo cha gharama usalama wa jamii kuwa na mazingira salama ambapo watu wanaweza kuishi bila hofu ya uhalifu ajira na fursa za kiuchumi vijana waweze na wawe na fursa za kazi na kuzisha na kazi ambazo nzuri ili waweze kupata kazi na kuweza kujikimu kimaisha na kuendelesha maisha yao.

Naamu mimi hujaribu kuelewa tatizo vizuri na kuona ni sehemu gani inahitaji msaada kuomba msaada kwa wenzangu au mwenzangu au msimamizi wangu kwanjia ya heshima na uwazi kuonyesha ni sehemu gani nimejaribu na niwapi na hitaji msaada ili waweze kunielewa au kunielekeza vizuri kusikiliza kwa makini ushauri na maelekezo walionipa ili niweze kuirekebisha kazi yangu kujaribu kutekeleza msaada huo na kujifunza kutoa kwa usoevu huo ili siku zijazo niwe na ujuzi zaidi wa kueza kurekebisha na kueza kujisaidia kivi yangu Mimi huweza kupenda kufuata magizo yale na wawu mailekezo yale ili kueza kujiepusha na kutoa ukosefu wa vifa au kueza kutaka msaada sipendilei saidi mbali tu niwapokuwa na shida au kitu nambacho kime nishinda ndiyo mimi utafuta msaada au kuhitaji msaada ule.

Naam kwanza napenda kuchanganya chai ya ubora kama chai ya majani au chai ya kawaida yenye viungo kama mdalasini au tangawizi Baada ya maji kuchemka nayaongeza kwenye kitunguu cha chai pamoja na maji au viungo vyangu vya chai Naacha chai ichemke kwa dakika chache ili latha iwe tamu na yenye nguvu Mara baada ya chai kuiva vizuri ninaimaliza kwa kuongeza maziwa au sukari kidogo kulingana na latha ninayoipenda Kisha napenda kunywa chai yangu kwa kuweza kuishiriki na marafiki au familia.